Kwa sababu ninavaa tisheti, ninajihisi kuwa huru zaidi kuliko nikivaa shati. Pia ninavovaa sheti, hata katika swala zima mwonekano, huwa naonekana vizuri zaidi, ninavovaa tisheti. Lakini katika upande wa mwingine, ujue shughli zangu mbalimbali ambazo nazifanya, inikivaa tisheti, nazifanya kwa uhuru zaidi kuliko nikivaa shati. Muda mwingi huwa na tumia kutembea kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo shati huwa lina chafuka zaidi kuliko tisheti. Nikivaa tisheti huwa haichafuki sana au haioneshi sana namna gani nimepata uchafu wa jasho. Kwa hiyo napenda sana kuvaa tisheti.

Kuhusu harufu ninayoipenda zaidi ni harufu za manukato. Japokuwa sina aina moja ambayo ninaipenda zaidi zipo nyingi. Hivyo, harufu yoyote ambayo ni nzuri sana basi mimi huwa inanivutia. Kuna harufu nyingi za manukato. Inawezekana ikawa ni perfumu au manukato mengine yoyote. Nyumbani kwangu wanapopulizia basi mimi huwa inanivutia sana. Wakati ambao ninafurahia zaidi au ninahisi harufu hii ni ule wakati ambao nyumbani kwangu wanakua tayari wamefanya usafi wa nyumba na kuyaachia au na kuyapulizia manukato hayo yaweze kuzunguka nyumba nzima kwa kuweza kufanya harufu ya nyumbani iwe nzuri zaidi. Hivyo huwa najisikia raha sana. Huwa inanikumbusha mbali sana. Harufu nzuri huwa inanikumbusha mbali sana. Inanikumbusha kuhusu maisha yangu ya ndoa yalivoanza. Utaratibu wa harufu nzuri umeanza baada ya mimi kuingia katika maisha ya ndoa. Huwa nasikia raha sana. Huwa nakua na amani. Huwa najisikia mtu ambaye nimefanikiwa. Hivyo, nakuwa najiamini zaidi kwa sababu yoyote ambaya atakuja nyumbani kwangu hatoweza kuona kasoro yangu. Hivyo, harufu nzuri ni harufu ambayo ninaipenda, nitaishi nayo na nitadumu nayo.

Mahali pa ibada kwa siku ninaenda mala tano, kama ilivyokua tatatibu ya mfumo wetu wa ibada. Kuna nyakati ya asubuhi, ambao hutambulika kwa jina la alfajiri. Kuna nyakati ya mchana, ambao hutambulika kwa jina la adhuhuri. Kuna nyakati ya jioni, ambao hutambulika kwa jina la alasiri. Kuna nyakati mbili za usiku, ambao ni maghalibi pamoja na isha. Hivyo, nyakati hizo tano zote hua ninaudhulia katika nyumba ya ibada. Na katika mpangilio sahihi wa ibada hizo, ibada ya kwanza inakua ni muda ule wa jua likizama, yaani maghalibi, nyakati ya pili ni isha, ya tatu ni asubuhi, yaani alfajili, ya nne ni adhuhuli, na ya mwisho ni alasili.

Ndiyo, ninaweka picha zangu mtandaoni. Muda mwingi ambao ninajishuhisha kwenye shuhuli zangu, hua ninatumia kufanya mambo yangu. Lakini marachache ambazo hua ninakutana na watu kwa jiji ya matukio mbalimbali, hua napendelea kupiga picha. Picha zile ambazo zitanifutia zaidi huwa napendelea kuziweka mtandaoni kwa jidi ya kushare na watu matukio mbali mbali ambayo tumeyafanya katika shuguli hizo ambazo tuliputaa na watu. Hii inaapa hamasa, elimu na muamko juu ya matukio yale ambayo tunayafanya. Kwa hiyo, kwa ambayo anahitaji, basi itaweza kumuamasisha na kueza kufanya kama vile ambavyo sisi tunafanya.

Ndiyo, ninapiga kura. Kwa umri niliofikia, nina vigezo vyote vya kupiga kura. Hivyo ni jukumu langu. Kupiga kura ili kuweza kuchagua kiongozi ambaye nataka mimi aniongoze ambaye ametoa sera nzuri za kunivutia na mchapa kazi. Anayajua majukumu yake na wajibu wake juu yetu. Hivyo ninawiwa kuenda kumchagua kiongozi huyo. Ili niweze kupata maendeleo. Na niweze kuendelea mimi binafsi pamoja na taasisi au nchi kwa ujumla. Kwa hiyo nisipopiga kura, nitakuwa ninajirudisha nyuma mimi mwenyewe. Inawezekana akaingia mtu ambaye sio sahihi katika uongozi.

Ninapokea maoni kutoka kwa wengine kwa njia mbali mbali. Njia ya kwanza ni kukutana na mtu ana kwa ana na kuweza kuzungumza juu ya jambo au maoni ambayo anataka kunipa. Njia ya pili kupokea kwa njia ya simu kwa mtu ambaye yuko ambayo siwezi kutana nae ana kwa ana huwa ananipigia simu na kunipa maoni yake juu ya mambo ambayo tumeyaeleza. Njia ya tatu ni kwa kusoma. Kwa kusoma watu ambayo wameandika juu ya lile jambo ambalo tumelifanya. Hivyo, njia hizi zote tatu zina nisaidia sana mimi kupata maoni kutoka kwa wengine. Lakini njia ambayo ni rahisi zaidi ni, njia ya simu.

Jambo la kwanza, ninalohimiza ushirikiano katika timu ni kuwapa hamasa, juu ya mafanikio ambayo tumeyafanya kabla. Kwa hiyo, timu yetu inafanya matukio mbalimbali. Mafanikio ambayo tumeyapata katika matukio iliopita, huwa nayatumia kama hamasa kuwahamasisha. Kwa sasa hivi, tuna nafasi kubwa zaidi ya kufanya vizuri zaidi juu ya mambo ambayo yanatukabili kuliko wakati uliopita. Lakini katika mambo ambayo tulikosea au hatukufanikiwa pia huwa nawahamasisha sana na kuwakumbusha mara chache kuwa tunaweza tukayaepuka na tukayabadilisha yale ambayo tulishindwa yakawa ni mafanikio na tukapata mafanikio makubwa zaidi. Hivyo, hamasa ni hasira yangu kubwa ambayo ninaitumia kuhamasisha timu yangu.

Ninapotaka kustarehe huwa ninatoka nje ya nyumbani. Huwa ninachagua sehemu ambayo ina utulivu. Ina vyakula na vinywaji ambavyo mi ninavihitaji. Na kuzingatia usalama na afya ya vyakula hivyo kwa kiasi kikubwa. Huwa siendi peke yangu. Kila safari ambayo inatoka kwenda kustarehe huwa ninatoka na familia yangu. Kwa sababu, tukitoka wote, wote tunanufaika na kuweza kupunguza mawazo. Lakini kwa siku hiyo, pia tukirudi nyumbani baada ya starehe, huwa tunaanza ukulasa mpya. Kwa sababu, kama ni uchovu, makasiriko na mambo mengine ambayo yalikuwa yanamkera mtu basi huwa yanaisha. Kwa sababu, huwa tunatumia zaidi ya masaa matatu katika starehe hizo.

Napenda kutembea kwenye mandhari ambazo zinanivutia. Mandhari ambazo zina asili ya maji, yaani maziwa au mito, lakini mandhari zenye uoto, yaani mbuga au misitu. Mandhari hizo huwa zinanivutia sana. Na nikiingia katika mandhari kama hizo huwa zinanisafirisha kimawazo mbali sana. Naweza kupunguza mizigo ya mawazo katika akili yangu. Hivyo, mandhari za maziwa na mito yaani majini jinsi maji yanavotembea jinsi maji ambavyo yanajigonga kwenye kingo zake basi huwa nafurahi sana. Na mimi huwa napenda kurusha mawe kwenye maji hayo mawe madogo madogo na nikifurahia jinsi jiwe likidumbukia na maji yanavyoruka. Ni katika upande wa mistuni na mbuga, naona vitu mbalimbali, wanyama mbalimbali, jinsi wanavokimbia, mda mwingine tunawarushia vyakula ambavyo tumepewa, tuwape na wamiliki, basi huwa nafurahi sana.

Ndiyo, ninahifadhi kitu cha thamani kwenye maisha yangu. Kwa sababu, kitu cha thamani kina umuhimu mkubwa sana katika maisha. Kinanisaidia mimi kama siyo wakati wa sasa, basi hata wakati wa baadaye. Kitu cha thamani ni kitu ambacho ni adhimu sana kukipata, kikipotea. Kwa iyo, ninahifadhi katika uhifadhi ambao ni wa umakini mkubwa sana. Ili kisiweze kunipotea kwa sababu kitu cha thamani huwa nakipata kwa kutumia nguvu kubwa na nguvu nyingi hivyo kuthamini nguvu yangu kuthamini wakati wangu kuthamini shughuli zangu ambazo ninazifanya mpaka nikapata kitu hiki cha thamani basi huwa naifadhi ili kisipotee.

Sijawahi kwenda kwenye tamasha la muziki kwenye maisha yangu mpaka hivi sasa. Kwa sababu muziki sio jambo ambalo ni kipaumbele au nalipenda kwenye maisha yangu. Mimi napenda burudani zingine hasa mpira wa miguu au michezo ya mipira ya miguu. Hivyo tamasha la muziki sijawahi kuhudhuria.

Ndoto yangu kubwa ni kutimiza malengo yangu, ambayo najiwekea mara kwa mara. Moja ya malengo yangu ni kufikisha mawazo mbalimbali ya lugha ya kiswahili, ambayo ninayo kichwani kwangu kwa watu mbalimbali. Pindi mawazo hayo yatavofika mbali na yakafanyiwa kazi, basi naamini miongoni mwa ndoto yangu kubwa inakua imetimizwa hivyo. Kutokana na utalaam wangu wa lugha ya kiswahili najitahili kutoa mawazo mbali mbali kwa waandishi mbalimbali na kwa wadau mbali mbali. Ili kuifanya lugha hii ya kiswahili iweze kutambulika zaidi duniani. Hivyo, ndoto yangu kubwa ni kuiona lugha ya kiswahili ikifika mbali na ikawa na mtandao mkubwa wa wazungumzaji.

Ndiyo, ninapenda kucheza ngoma na huwa nacheza kwenye matukio mbali mbali ambayo huwa yanafanyika nyumbani kwetu. Kwenye sherehe za nyumbani kwetu, ngoma huwa zinapigwa na mimi huwa nashiriki kucheza. Hivyo, matukio ya nyumbani huwa yananifanya nipende namna ngoma inavyopigwa na mimi niweze kucheza.

Ninapenda paka kwa sababu paka ni mnyama ambaye ananivutia sana, ninapomuona. Paka ananisaidia nyumbani kwa ajili ya ulinzi wa vitu vyangu vya muhimu kama vile mazao na nguo. Ili zisipate uharibifu kutokana na wadudu mbali mbali ambao wanafanya uharibifu wa mazao haya, akiwemo panya. Paka na mpenda pia kwa sababu ni mwelewa, anafuata utaratibu ule ambao unampangia tangu akiwa mdogo, lakini tu mpaka umzoeshe utaratibu huo, hivyo paka ananivutia zaidi, sauti yake pale pindi anapoitoa, hivyo paka ninampenda zaidi kuliko mbwa.

Njia ya usafiri ambayo ninaitumia kila siku ni usafiri wa pikipiki. Katika mazingira ambayo tunaishi usafiri wa daladala hakuna. Hivyo, usafiri mwepesi na wa haraka zaidi ni pikipiki. Japokuwa pikipiki siyo nyingi sana pia. Hivyo, inatulazimu tutumie usafiri huo kutoka sehemu moja kuenda sehemu nyingine. Ili tuendane na wakati ambao tunafanya mambo yetu. Usafiri huu wa pikipiki tuweze kufanya kazi zetu kwa wakati sahihi na tuweze kufika katika matukio kwa wakati sahihi na tuweze kuonana na watu ambao tunaenda kukutana nao kwa wakati sahihi. Hivyo usafiri wa pikipiki ni usafiri ambao tunautumia kila siku.

Jambo inayonifanya mimi nicheke ni sanaa ambazo zimembuniwa na watu ampao wanajihusisha na maswala ya burudani juu ya uchekeshaji. Sanaa hizo huwa naziangalia katika maeneo tofauti tofauti, katika majukwaa ambayo yanahusisha au yanakuwa yameandaliwa na wachekeshaji. Lakini pia katika runinga au mitandao mbalimbali ya kijamii huwa nikihitaji kucheka au kufurahi basi huwa napita katika mitandao ya kijamii au kuhudhuria majukwaa mbalimbali ambayo watu wameandaa kwa ajiri ya watu waweze kucheka. Kwa hiyo, lakini ambalo linanifanya ingine nifurahi au nicheke ni watu ambao nahusina nao. Kuna mambo anaeza akayafanya au vituko ambavyo anaeza mtu akavifanya, basi vikanifanya mimi nicheke.

Kwa kawaida huwa ninalala masaa nane. Masaa ambayo huwa yana nifanya mwili wangu na akili yangu kuweza kupumzika kwa kiwango kikubwa sana. Masaa hayo nane huwa na yagawa. Kuna masaa mawili ambayo napumzika wakati wa mchana kama nitapata wakati huwa kupumzika. Na masaa sita huwa nayatumia wakati wa usiku. Inapotokea mchana nikawa na majukumu mengi, nikashindwa kupumzika, basi masaa hayo yote nane hua nayatumia usiku kwa lengo kubwa la kupumzika. Niweze kupata utulivu wa mwili pamoja na akili. Inategemea na siku, kuna siku nawahi kulala naala saa tatu usiku, lakini kuna siku nalala saa nne usiku au saa tano usiku. Inategemea na majukumu ambayo ninakua nina yafanya kwa ajili ya maandalizi ya mambo mbali mbali.

Wakati wa furaha huwa najifurahisha kwa kucheka na kutabasamu na kuweza kuwaambia watu wengine ambao wananizizunguka kama watakuwa wako karibu ni jambo gani ambalo inanifurahisha. Kucheka ndio kubwa zaidi kwa sababu kila mtu ana hisia zake. Kwa hiyo furaha yangu kubwa au furaha yangu kubwa inaoneshwa na hisia zangu za ambao ziko moyoni kwa kucheka. Kwa hiyo nitacheka pia nitasimulia ni jambo gani ambalo limenifurahisha. Kama mtu atakuwa hayupo karibu yangu, basi hutumia njia ya simu kwa mtu ambaye analifahamu jambo lile kumshirikisha na hiyo ni jambo ambalo linanifanya mimi nijione nimefurahi wakati wa furaha na kujifurahisha.

Kipawa ambacho sina ni kipawa cha kuogelea. Mara kadhaa nimetenga muda wangu kujifunza kuogelea. Lakini jitihada zangu ziligonga ukuta. Kila jitihada, kila njia, kila nikijaribu nashindwa. Kwa hiyo kwa tathmini ambayo nimeifanya mwenyewe au nimejifanyia mwenyewe, nimejiona kipawa cha kuogelea sina. Hivyo, nikienda kutembelea maeneo ya kuogelea, huwa naishia nje, nikiangalia tu wenzangu wakiwa wanaogelea. Zaidi zaidi nitaingia tu kwenye maji kwa lengo la kupata tuhisia mwili wangu upate hisia za maji na niweze kulowana lakini kuogelea nimeshindwa hivyo kipawa hicho nimekosa.

Chakula ambacho ninakula mara nyingi mchana ni ugali na maharage. Kwa sababu ni chakula ambacho nimezoeshwa kula tangu nikiwa mdogo. Lakini ni chakula ambacho kinapatikana kwa urahisi zaidi katika mazingira ambayo yananizunguka. Pia ni chakula ambacho ukila kinakupa nishati kubwa sana kutokana na shughuli ambazo tunazifanya kila siku. Zinahitaji uwe na nishati ya kutosha. Hivyo ugali na maharage inanipa nishati kubwa sana. Lakini katika upande wa gharama, gharama lake ni nafuu. Kwa yoyote ambaye anakuwa na kipato cha kawaida ana uwezo wa kumudu chakula hicho cha ugali na maharage. Hivyo mimi ni miongoni mwa watu ambao wanakula ugali na maharage wakati wa mchana.

Habari za mtandaoni huwa nasomea kupitia simu yangu ya mkononi ambayo ni simu janja. Ina uwezo wa kuzipata habari zote ambazo zinatumwa kwenye kurasa mbalimbali katika mitandao. Hivyo, simu yangu ambayo ni simu janja inanisaidia kuweza kupitia kurasa mbalimbali ambazo zimetuma habari za watu mbalimbali na mashirika mbalimbali ya habari ambayo yanajihusisha na kutuma habari katika mitandao. Hivyo kutumia simu yangu huwa ninaweza kupata habari na kujisomea habari hizo ili nijue mambo mbalimbali ambayo yanaendelea duniani.

Nafanya kazi na kushirikiana na wengine kwa kufanya majukumu yangu ambayo nimepewa katika ushirika huu, juu ya kazi fulani ambayo tunaifanya kwa juhudi kubwa sana. Kujituma kwangu kufanya kipengele changu ambacho nimepewa, hiyo ndio silaha yangu. Kwa sababu sitaki kuwarudisha nyuma wale wenzangu ambao nimefanya nao kazi. Nikiwa mzembe kazini itawanyong'onyeza wale ambao ninafanya nao kazi na inawezekana mimi nikiwa sababu ya kutokufikia marengo yangu na marengo ya ofisi pamoja na ushirika ambao tumekuwa tunafanya juu yetu sisi. Mimi na hawa watu wengine. Kwa hiyo, ninatumia muda wangu mwingi kufanya majukumu yangu ili kufanya ule ushirika wetu, juu ya kazi yetu tunayofanya uwe bora zaidi.

Ndiyo, ninapenda mvua kwa sababu msimu wa mvua ni msimu ambao tunapata faida mbalimbali. Moja, katika mazingira yetu, ikinyesha mvua hali ya hewa ya joto kufungua kwa kiasi kikubwa sana. Lakini pili, mvua ikinyesha watu wengi ambao hawana agira. Hata mimi pia ni miongoni mwao katika ile misimu ambao sina kazi, basi inakuwa ni fulsa mimi ya kujiusisha na kirimo, ili niweze kujipatia chakula, ambayo nitakula, lakini kila cha ziada nitauza. Hivyo mvua inakua ni miongoni mwa sababu ya mimi kutengeneza kipato. Na mvua ikinyesha basi wana watu wakalima gharama za vyakura hupungua. Hivyo hutusaidia kuweka akiba.

Wakati wa asubuhi, ninapenda kula chakula chepesi kwa sababu ninakuwa nimetoka kuamka. Chakula hicho chepesi kinanifanya nisichoke haraka na nisiingie uvivu katika shughuli zangu. Hivyo, napendelea kula chakula chepesi ambacho kitanipa nguvu na kitanifanya, nifanye shughuli zangu nikiwa nina uhuru mkubwa. Kuna kwa muda mrefu bila kuchoka. Vyakula hivyo ni kama vile uji au chai ya moto au maziwa ambayo yamechanganywa na kahawa au kahawa yenyewe. Nikitumia aina hiyo kwangu mimi inakua ni vizuri zaidi na napendelea sana kutumia vitu hivo wakati wa asubuhi.

Siku yangu ya kuzaliwa ni siku muhimu sana katika maisha yangu. Ni siku ambayo ninaisheherekea kwa utofauti kidogo kama ilivyozoeleka kwa watu wengine. Siku yangu ya kuzaliwa mimi natumia muda mwingi kufanya tafakari juu ya malengo yangu binafsi ambayo nimejiekea katika maisha yangu. Muda mwingi huwa natafakari hasa nikiwa peke yangu ili kujua nimefanikiwa kwa kiwango gani na sijafanikiwa kwa kiwango gani. Siku hiyo ndio siku ambayo ninafunga mahesabu ya mwaka huo ambayo nimemaliza. Lakini nafungua ukurasa mpya wa mwaka ambayo ninauanza. Maisha yangu binafsi mimi kama mimi napenda sana na napenda sana kuyathamini ile siku ambayo nilizaliwa. Siku yangu ya kuzaliwa huwa naisherehekea na familia ila ni kwa muda mchache sana kwa kuniombea dua, niwe na maisha marefu na niweze kufanikiwa katika mambo yangu. Muda mwingi huwa nakuwa pekee yangu, lakini kwa kiasi kidogo huwa nakuwa na mke wangu na familia yangu. Sherehe ya siku ya kuzaliwa, ninayoipenda zaidi ni ile ambayo nilifanyiwa na baba yangu kipindi na umri wa miaka mitano. Sherehe hiyo ilikuwa ni ya kushtukizwa. Nilikuwa sifahamu kama kuna sherehe ya siku za kuzaliwa. Kutokana na mazingira yetu, sio jambo ambalo linapewa sana kipaumbele. Lakini baba yangu aliniletea vitu, akaniambia leo ni siku yako ya kuzaliwa. Hivyo kuanzia pale nilikawa nimefahamu kuna siku ya kuzaliwa. Kwa hiyo kwa kipindi kile huwa naienzi siku yangu ya kuzaliwa. Kwa hiyo siku ile ambayo alinifanyia baba ndio siku ambayo siwezi kuja kuisahau katika siku yangu ya kuzaliwa. Mimi katika vyakula ambavyo napendelea ni chakula kizuri. Chakula ambacho nikila kitanifurahisha. Lakini katika upande wa keki, sio mpenzi sana wa keki katika siku yangu ya kuzaliwa. Zawadi ambao napenda kupokea katika siku yangu ya kuzaliwa ni zawadi yoyote. Kwa sababu sipendi kumpangia mtu aniletee kitu gani. Lakini cha kuzingatia, zawadi hiyo iwe ni zawadi nzuri. Kwa sababu zawadi nzuri inaonesha upendo lakini chochote kile ambacho nitapewa nitathamini mchango wa uyo ambaye amenipa. Kwa sababu vipato vina tofautiana kila mtu ana kipato chake. Lakini pia kila mtu ana uzito wake kakatika uhusiano. Wale ambao uhusiano wetu ni mkubwa huwa wanaleta zawadi za zenye thamani kubwa lakini wale wenye uhusiano mdogo atakuletea zawadi yenye thamani ndogo. Muhimu, hiyo ni nzuri, basi na ntaipokea na kuitunza kuonyesha zawadi hizi nilipewa siku ya kumbukumbu yangu ya kuzaliwa.

Ndiyo, napenda kucheza na watoto kwa sababu nyakati za hivi sasa mambo yamebadilika sana. Uvunjifu wa maadili ni mkubwa. Hivyo, napenda kucheza na watoto ili niwaridhishe tabia zilizo kuwa njema. Ili niwafundishe maadili yaliokuwa mema na ili niweze kuwafanyis tathmini na kuwachunguza je wana tabia gani. Kwa hiyo, fursa pekee ya kuwa na mtoto na ukacheza naye, mambo hayo na mengine zaidi ya hayo, unaweza ukayajua. Kwa sababu, mtoto anakuona wewe ni rafiki, wewe ni mtu muhimu kwake. Kwa hiyo, anakupa muda wake. Na ukicheza na mtoto, hawezi kukuficha juu ya mambo yake. Mambo mengi sana yanawakuta watoto. Mambo mengi sana watoto wanahitaji kuyatoa lakini hawana sehemu ya kutolea. Wanaogopa watu wazima kwa sababu ya desturi ambayo tumejiwekea katika mazingira yetu ukali kuwapiga na kutowasikiliza. Hivyo ukicheza na mtoto anaona wewe ni mtu sahihi zaidi wa kusema mambo yake ili aweze kusaidiwa. Kwa hiyo natumia muda wangu na ninapenda kucheza na watoto ili kuweza kuwasaidia mambo yao ambayo wanayahitaji, mambo yao ambayo wanahisi wanataka kuyapata, matatizo ambayo yanawakuta ili niweze kuyatatua kutoka sehemu moja na tuweze kufika sehemu nyingine. Na lengo langu ili wakikuwa wawe ni watu wema na kiigizo chema katika jamii.

Wakati wa furaha, najifurahisha kwa ucheka na kuweza kusimulia ile furaha yangu kwa mtu ambayo yuko karibu yangu. Furaha ni hisia. Ni hisia ambayo mimi kwa upende wangu ninapocheka na kusimulia basi ninajifurahisha sana. Kwa sababu nakuwa najiona mimi nimefikia malengo au nimeweza kuonesha kitu gani ambacho kinanifurahaisha. Kama nakuwa nikopeke yangu, huwa natumia njia ya mawasiliano kumpigia mtu simu na kuweza kumsimulia. Mtu ambaye anakijua ichokitu ambacho mimi kime nifanya niwena furaha. Hili mimi niweze kufurahi zaidi. Haweze kupata tarifa.

Ndiyo, napenda kupanda milima kwa sababu ni sehemu ambayo inanifanya mwili wangu uweze kupata afya. Mimi nikipanda milima huwa natoka jasho jingi sana. Utokaji wa jasho kiafya na wataalamu wa afya wanavyowelezea, unaufanya mwili uweze kuwa na afya bora. Taka mwili huwa zina toka. Lakini sio hivyo tu, hata ile misuli ambayo ipo katika mwili pia na yenyewe unaifanyisha mazoezi. Kwa hiyo, nilivyofahamu hayo mambo, kwanzia pale nilipenda kupanda milima. Lakini, jambo lingine ni sehemu ya kufurahi. Unafurahi na kuweza kujifunza mambo mbalimbali ambayo tuliyasoma darasani. Hivi sasa ni kipanda milima na kuwa nayajuwa yale mambo ambayo tulijifunza darasani. Kwa hiyo natumia kama sehemu ya kujifunza na kupata taaluma kwa vitendo.

Matumizi ya simu yangu ndiyo ofisi yangu. Muda mwingi naitumia simu yangu kwa ajili ya mambo mbalimbali ya kiofisi kwa sababu teknolojia ya sasa hivi iko kidijitali zaidi. Kwa hiyo ninatuma, ninapokea, ninasoma, ninajifunza kwa kutumia simu yangu. Ni muda mwingi kwenye siku yangu natumia simu yangu. Kwa sababu simu ndiyo inanifanya niweze kufanya shughuli za watu mbalimbali. Watu watatuma kazi zao, mimi nitapokea kazi zao, nitazifanya kazi zao kupitia simu. Pia nitajifunza maeneo ambayo siyafahamu au mambo mapya ambayo siyajui kupitia simu. Kwa hiyo simu naitumia muda mwingi wa kufanya shughuli zangu mbalimbali ambazo zinanihitaji mimi nitumie simu. Programu ambayo ninaitumia zaidi kwenye simu yangu ni programu ya YouTube kwa sababu mle unajifunza vitu mbalimbali. Kama kuna jambo ulikuwa haulijui, ukiingia mle utalifamu kwa sababu utajifunza kutoka kwa wenzako. Kama kuna kitu chochote huwezi kukifanya au unataka kujifunza, programu ya YouTube ina video mbalimbali. Ambazo watu wamefanya kwa vitendo na kuyaweka maudhui hayo katika programu hiyo. Hivyo ni programu ambayo ninayoitumia sana nikiwa nahitaji kujifunza muda mwingi kwenye simu yangu. Nikisikia jambo lolote huwa naingia YouTube naweza kujifunza ili nipate maarifa. Simu yangu ya kwanza kuitumia ni Nokia. Ilikuwa ni simu ndogo ambayo uwezo wake ulikuwa ni wa kawaida. Ilikuwa ina uwezo wa kupiga simu, kupokea simu, kutuma ujumbe, kupokea ujumbe. Pia ilikuwa ina redio. Ndiyo vitu ambavyo navikumbuka kwenye simu yangu ya kwanza kabisa. Na simu ile nilipewa kipindi nimemaliza masomo yangu ya kidato cha nne na kufaulu. Nilipewa simu ile kwa ajili ya matumizi na kama simu ya zawadi. Kwa hiyo, hiyo ndiyo simu yangu ya kwanza ambayo nimeitumia kwenye maisha yangu. Simu yangu inanisaidia mambo mengi kwenye maisha yangu. Simu imerahisisha siku hizi. Mfano katika maswala ya kiuchumi, tunalipa, tunalipwa. Kupitia simu, pia tunajifunza, tunafundisha. Kupitia simu, tunafanya mambo mengi ambayo hatuhitaji kuonana ana kwa ana. Lakini simu inaweza kurahisisha. Ukiwa na simu basi mambo yanakuwa mazuri unafanya mambo yako kwa ufanisi mkubwa lakini pia tunaonana na watu ambao wako mbali sana ambao hatuwezi kuonana nao kuna programu kwenye simu ambao watu hao unaweza ukawaona mkaonana ana kwa ana kupitia simu kwa hiyo simu inanisaidia mambo mengi kwenye maisha yangu. Muda mzuri kwa upande wangu wa kuzima simu ni muda ambao ninahitaji kupumzika. Hiyo ni moja. Muda wa kupumzika huwa sitaki usumbufu wa ina yoyote. Sababu ni muda ambao nakuwa nimeshamaliza kazi zangu na ni nyakati za usiku. Kwa hiyo natumia muda huo kwa ajili ya kupumzika na kujiandaa kwa ajili ya siku mpya. Kwa hiyo huwa nazima simu ili niweze kupata utulivu. Sehemu ya pili ni sehemu ambayo ninakuwa na vikao na washirika wangu pale huwa nazima simu ili nisiweze kuwabughudhi na kujibughudhi mwenyewe nikapitwa na ajenda ambazo ziko kwenye kikao ambacho tunafanya au shughuli ambayo tunafanya. Pia sehemu ya tatu nikiwa katika ibaada nikiwa ibaadani simu naizima ili kuepusha mambo ambayo yatanitoa mimi umakini katika ibaada yangu kwa hiyo hayo ndiyo maeneo ambayo nikiwa nafanya shughuli hizo.

Katika uzoefu wa kazi ambao umenifundisha zaidi ni sehemu ambayo ya kuwajali wale watu ambao unafanya nao kazi. Nakumbuka katika kazi yangu ya kuuza maziwa tulikuwa tunauza watu wengi sana. Lakini kuna wateja ambao ulikuwa ukiwapokea vizuri, ukiwahudumia vizuri, basi walikuwa ni wateja ambao wana kutafuta mara kwa mara. Kwa hiyo, kipindi nafanya biashara ya uuzaji wa maziwa, nilipata uzoefu mteja, akija, mpokee vizuri, mpe huduma nzuri, ukifanya hivyo, basi unakuwa umemteka akili yake. Hawezi kuenda sehemu nyingine ispokuwa kwako na akikukosa wewe atakupigia simu na ukiwa haupo basi unaona kabisa anakuwa mnyonge anakuwa hana furaha kwa hiyo ni uzoefu ambao nimeupata kazini.

Kwa wakati huu wa sasa kwa upende wangu ujuzi ambao nikependa kupata ni ujuzi wa matumizi ya teknolojia kwa sababu dunia saivi ni dunia teknolojia na ina mambo vitu vingi sana. Kwa hiyo mambo mengi ya analogie yamebadilika yanenda digitali. Kwa hiyo furusa nyingi zipo upande wa digitali ambayo teknolojia yiko huko imehama ile ya zamani na kuenda huko. Kwa hiyo katika mambo ambayo ningependa kujifunza ni kujifunza maswala ya teknolojia ili niwe mtu wakisasa niweze kuenda na digitali inavotaka kuenda. Ujuzi ambao nikependa kuhupata. Mmoja wapo ni kueza kutumia programu mbalimbali ambazo zina husisha ajira za mitandaoni. Ajira za mitandaoni ndo fulsa kwa vijiana hasa katika ulimuengu wa tatu. Vijiana wengi wanavifaa ambao vya teknolojia. Lakini namna kufitumia hawajui. Wananunua kwa harama kubwa na mimi nikia ni mmoja wapo. Kuna programu naziona kwenye simu yangu, lakini sijui namna gani ya kuzitumia. Kwa hiyo, nikipata fulsa, hicho ni kitu ambacho nimekiwekea malengo kuweza kujifunza maswala ya teknolojia ili niweze kuenda na wakati ambapo unataka. Ujuzi huu ni muhimu kwangu kwa sabu unaingiza kipato, watu wengi saivi haona ni ana kwa ana. Watu wako mbali wana kutanisho kwa teknolojia. Mtu yuko Tanzania anafanya kazi malekani. Kwa hiyo lakini utafanyaje kazi malekani na ujuzi unao ni kujua teknolojia namna kuhitumia na kuweza kugeuza. Teknolojia hiyo yuweze kukutumikia wewe na uweze kupata kipato na uweze kunyanyuka kiuchumi zaidi. Ujuzi huu hapo hawai, nimesha hii kujaribu, lakini nilipata kwa kiasi kidogo sana, ambacho kina nifando ambacho nakitumia sasa hivi, sikuupata kwa kina au katika level za juu, hivyo mambo mengi siyawezi, nayaweza yale machache tu ambayo nayatumia kila siku. Ata hawe ambao nayatumia kila siku ni semu mtogo sana ambayo naitumia. Lakini kuna mabo mengina mimi siyajui nikiaona. Unafungua kurasa mbali mbali, unakuta tools mbali mbali zikopale lakini sijui zina kazi gani. Mimi uwana shugulika na zia ambazo zina nifanyia mambo yangu. Ya jinsi ya kujifunza na penda nijifunze kwa vitendo. Kwa sababu nikifanya kwa vitendo, nitapata muda mwingi wa kujaribu mara kwa mara, hili nijue nakosea wapi. Kadiri navokosea ndo kadiri navozidi kujua. Na kadiri navozidi kujua, manakitu kinazidi kukaa katika akiri. Hivyo napenda sana kujifunza kwa vitendo. Kujifunza kwa nathalia sipendelei sana kwa sababu huwa havidumu. Mutaka nacho leo kesho kina ondoka. Kwa hiyo ujifunzaji wa vitendo. Ujifunzaji ambao mimi ninaupenda zaidi wakati mzuyu kwanza ni wakati wa sasa. Kwa upande wangu lakini katika kitu ambacho kina nifanya ni sianze ni suara zima uchumi. Program nyingi au mafunzo mengi yanaitaji ada na ada kwa sasa kwa kipato ninacho ingiza. Haiwezi kukili nilipe kodi ni hudumie familia kwa hiyo na shindwa kwenda kusoma kwa sababu ya mambo ya. Lakini kama lilikuwa inawezekana, basi wakati huu ndo ulikuwa wakati sahihi zaidi wa mimi kuanza kujifunza hizo program.

Kompyuta ni kifaa ambacho kinafanya kazi zangu ziwe nyepesi zaidi kwa sababu matumizi ya kompyuta yanarahisisha sana kufanya kazi mbili au tatu kwa wakati mmoja tofauti na simu. Kwa hiyo una uwezo wa kufungua kurasa tatu na zote ukawa unazihudumia kwa wakati mmoja. Naangalia tu inataka nini, inataka nini na inataka nini. Kwa hiyo inafanya urahisi wa mambo yaende kwa haraka. Lakini pia kasi ya utumaji na upokeaji wa mafaili kwenye kompyuta pia ni mkubwa zaidi. Kwa hiyo ninapokuwa na shughuli ambazo zinahitaji mambo makubwa kwa wakati mchache basi kompyuta ni kifaa ambacho nikikitumia huwa nafanya shughuli zangu kwa uhuru mkubwa na kwa wepesi zaidi.

Hospitali ninaenda mpaka nikiwa na hisi ugonjwa, umeingia katika mwili wangu, hapo ndipo huwa nachukua hatua ya kuenda hospitali. Hospitali ni sehemu ambayo siipendelei mara kwa mara kuenda. Hivyo kama sijaumwa kwa mwaka huo kwa hiyo nakuwa sina ratiba kabisa ya kuenda hospitali. Kwa sababu muda mwingi afya yangu huwa naijali kwa kula vizuri na kufanyisha mwili mazoezi. Hayo yananifanya niwe na afya bora. Hivyo, hospitali inategemea sasa. Endapo nitapata changamoto yoyote ya kimwili, nikatetemeka kiafya. Basi hapo ndipo nasogea hospitali kwa sababu hiyo.

Makosa ya kazini ninayashughulikia kwa namna tofauti. Kwanza kabisa ni kufanya uchunguzi. Kama nilikosea ni mimi au mtu mwingine, lazima nifanye uchunguzi. Kama ni mimi nitajichunguza mwenyewe, kama ni mtu mwingine nitafanya uchunguzi. Kwa nini au ni sababu gani iliyosababisha kosa hilo lifanyike. Baada ya kupata taarifa zilizokamilika au kwa kiwango kikubwa, hiyo ya sababu ya kosa hilo kutokea, ninamwita aliyekosea. Au kama nimekosea mimi ninaenda kwa yule ambaye nimemkosea, ili kuweza kuyazungumza, makosa hayo yaweze kuisha. Kama ni makosa ya kurekebisha jambo, basi natoa muda maalumu, jambo hilo liweze kurekebishwa. Kama ni kosa la kuzungumzika, basi tunakaa chini, tunazungumza na kuweza kurekebisha. Kwa hiyo, njia hizo, ndizo nazitumia kurekebisha makosa.

Hapana, siipendi kuvaa vipuli kwa sababu vipuli sio utaratibu wa maisha yetu, sio utamaduni wa mwanaume kwenye jamii yetu kuvaa vipuli kwa hiyo sivai vipuli kwa sababu ni kivaa nitakuwa nimekiuka utamaduni, mila na desturi ya jamii yetu, itakuwa niko inje ya utaratibu wa tamaduni zetu. Kwa hiyo sivai vipuli kwa sababu pia nitakua nimewakosea na kuwa dhalilisha wale jinsia yangu ambayo niko nayo katika jamii yangu. Kwa hiyo vipuli ni kwa ajili ya jinsia ya kike kwa sababu wao wanavitumia kwa ajili ya mapambo juu ya mili yao. Kwa hiyo mimi upande wangu situmii vipuli.

Aliyenifundisha jambo muhimu ni baba kwa kusaidiwa na mama. Umenifundisha mambo mengi sana muhimu katika maisha yangu. Mojawapo ni uvumilivu na kuwa mtu mwenye kusubiri. Umenifundisha kupitia mafunzo mbalimbali. Changamoto ambazo tumezipitia tukiwa nyumbani. Lakini na changamoto za nje za watu wengine ambazo nilikuwa naziona katika jamii yangu ambayo imenizunguka. Hivyo waliweza kunivumilia, pindi ambako nakosea, wakawa wanachukua muda, wa kunielekeza, ni namna gani sahihi ya kuweza kufanya, ni namna gani sahihi ya kuweza kulivumilia, ili jambo hilo liweze kuenda. Kwa hiyo uvumilivu, subira na kuishi vizuri na watu, hayo ni mambo muhimu sana ambayo nimefundishwa na babangu na mama yangu. Hivyo kwa upende wangu ni mambo muhimu sana kwa sababu yananifanya mimi daiku nye jamii niweze kupendwa, niweze kushirikiana na watu mbalimbali katika mambo mbalimbali na mawazo yangu yaweze kusikilizwa na yanasikilizwa.

Stadi muhimu kwa kazi yangu ni ujuzi wa matumizi ya kompyuta kwa sababu yanarahisisha sana ufanyaji wa kazi na kufanya kazi kwa ufanisi mkubwa. Stadi hiyo ukiweza kuitumia kwa kina inakufanya uweze kuokoa muda na kazi yako iende haraka sana kwa sababu kuna vitu vingi ambavyo vipo mle na kazi yake ni kufanya kazi unayofanya iwe ni irahisi. Kwa hiyo stadi hii ni muhimu sana katika kazi yangu kwa sababu inabeba mambo mengi ambayo ukiyafahamu unakua unafanya kazi kubwa sana, yenye makosa machache sana, lakini pia yenye thamani kubwa sana.

Rasmi kabisa ninafanya mazoezi mara mbili kwa wiki. Siku zile za mapumziko. Kwa sababu ndio siku ambazo inakuwa nina muda mwingi niko nyumbani. Napofika nyakati za jioni huwa natumia muda wangu kuenda kukimbia, na napata nafasi pia huwa nacheza mpira kwa ajili ya kuuchangamsha mwili wangu, uweze kutoa jasho na viungo viweze kuwa vyepesi zaidi. Hivyo nyakati hizo, kila wiki basi huwa sitaki zinipite, huwa nazingatia ili niweze kuweka mwili wangu sawa. Lakini mazoezi yangu yanakuwa yamegawanyika katika maeneo mawili. Kuna mazoezi ya viungo ambayo ninafanya peke yangu, lakini kuna mazoezi ambayo najumuika na watu wengine.

Ninapotoka kustarehe huwa nafanya mambo yafuatayo. Jambo la kwanza ni kuvaa vizuri kwa sababu natoka nje na nyumbani kwangu napendeza. Jambo la pili kuchagua sehemu ambayo nitakaa mimi na familia. Kwa sababu starehe zangu mimi huwa nashirikiana familia yangu. Kwa sababu huwa tunatumia kuzungumza mambo mbalimbali ambayo yana tupunguza uchovu na mawazo. Jambo la tatu, ni sehemu yenye utulivu, hilo pia huwa nalizingatia. Jambo la nene, vinywaji, na vyakula ambavyo ni vizuri zaidi, hata nyumbani kwangu, siwezi kuvipata. Kwa hio, nazingatia mambo hayo, hili nikitoka, na familia yangu, kila tukirudi, basi tutakua tunasimuliana, kuhusu mazingira ambayo tumeenda, na mambo mapya ambayo tumepata na kuja na idea mpya ambazo zitatufanya sisi tuwe watu wapya.

Mwaka mpya huwa nina sherehekea kukutana na timu yangu, ambayo ninashirikiana nayo kwenye maswala mazima ya biashara na mambo ya kiuchumi. Tunapokutana huwa tunajadili kwa njia ya mazungumzo tu, hatui mejiandaa sana na kalamu na makaratasi kwa ajili ya nuku hapana. Ni tunajadili wapi tumekosea, wapi tumepatia, wapi tunamalizia, wapi tunaanza napo. Kwa hiyo tunakutana sehemu ambayo inakua imetulia, tunaagiza vinywaaji, tunakunywa na kujadili mambo mbalimbali. Lakini kwa wale ambayo wanakua hawapo kwa sababu ni sherehe ya mwaka mpya. Tunajumuika nao kwa njia ya simu kwa hiyo. Hata misamiati ambayo inatumika pale inakuwa ni misamiati ya kawaida. Lakini haimazungumzo ya kiuchumi au na kibiashara peke yake hapana. Utani unakuwa ni mwingi lakini ucheshi unakuwa ni mwingi. Kwa watu wanacheka, watu wanakunyua kwa hiyo. Lakini mwisho ya yote tukitoka pale tunakuwa tume anza mwaka kwa kuweka malengo ambayo tutayafanyia kazi kwa mwaka mzima.

Sera ya kampuni ambayo naiona ni muhimu ni kuwa jali wafanyakazi wa kampuni, ambayo wanaizalishia kampuni na kampuni kuweza kujitangaza na kufanya biashara yake bila tatatizo lolote. Wale wazalishaji wanahitaji na wenyewe wana maisha mazuri. Kwa hiyo ninapoona sera ambayo inawagusa wafanya kazi wa kampuni au wazalishaji wa kampuni, sera hiyo uwa naiona inaumuhimu sana. Kwa sababu bila wao hakuna kampuni. Wawo ndiyo wanaifanya kampuni ifike mbali. Ubora wa kampuni upo kwa wazalishaji. Wakiizalisha vitu ambavyo sio sahihi basi kampuni inakufa. Wakiiboresha uzalishaji wao wakatoa product ambazo ni sahihi kampuni inanyanyuka. Kwa hiyo sera hizo ambazo zina wajali wafanya kazi wa kampuni ni sera ambazo zina umuhimu sana. Katika kampuni.

Kumbukumbu yangu nzuri ya utotoni ambayo naikumbuka ni ile siku ambayo baba yangu alikuja na zawadi na kunishtukiza kuniambia leo ni siku yako ya kuzaliwa. Nilikuwa na miaka mitano. Pale ndiyo nilijua kumbe kuna siku ya kuzaliwa duniani. Hivyo siku ile nilipewa zawadi na ninaikumbuka mpaka leo zawadi ile ambayo nilikuwa nimepewa. Pia nikanywa na soda kwa hivyo nikapewa na ofa ya kufanya kazi babangu alikuwa anafanya kazi ya kupaka rangi. Kwa hiyo nilienda naye japo nilikuwa na umri mdogo akanipa sehemu nipake rangi kama sehemu ya kumbukumbu kwa hiyo nikipita eneo hilo nikiangalia basi huwa nafarijika ni kumbukumbu ambayo nimeipata tangu utotoni ambayo haiwezi kufutika kwenye maisha yangu.

Maoni ninapokea kutoka kwa wengine kwa njia mbali mbali. Kwa njia ya ana kwa ana, kwanjia ya simu na kwanjia ya jumbe ambazo wanakua kwa mezitoa juu ya lile wazo ambazo mimi nakua nimeitoa. Lakini maoni yambayo ninayapenda zaidi ni yale ya simu na jumbe. Kwa sababu ni maoni yambayo mtu akiwa anakupa maoni yake anakua haoni ya ibu kukwambia ata kama kuna semu ulikuwa umekosea. Lakini maoni ya ana kwa ana mtu anakua anaona yaibu mda muingine kukwambia kuna semu flani umekosea. Kwa hiyo unapopokea maoni kwa njia simu mtu anakuwa yuko huru zaidi kuzungumza. Au unapopokea maoni kwa jumbe mtu anakuwa huru zaidi kuandika kile kitu ambacho yeye alitaraji ku nifikishia mimi iliki nifikie.

Mantali nzuli yambayo nimewahi kuyiona ni uoto wa asili yambayo unapatikanika nyanda za juu kusini mwa Tanzania. Ni mantali yambayo inaukijiani muda wote. Ni mantali yambayo imesababisha ya eneo lire yambayo lipo kalibu na mantali hiyo ni ya ubaridi muda wote. Kuna vipepeo vya aina mbali mbali, kuna chemchem za maji ambayo inafanya mantali hile iweze kuwa ya baridi muda wote. Na maji yaki ya pale ni ya baridi sana ukianywa. Hivyo, mantali hile ili nivutia sana na nilipo wa simulio watu wengine pia yovutia walitamani kuenda kuyiona. Kwa hiyo mandhali ile kwa upande wangu mimi ya uwoto wa asili ule ni mandhali yangu ambayo bora sana na nzuri sana ambayo ni mayi kuyiona katika maisha yangu.

Ndiyo, nina utaratibu wa kununua vitu kwa kutumia simu. Kuna bidhaa ambazo siku hizi zipo mtandaoni ambazo kwa upande wangu mimi sina mashaka nazo. Bidhaa kama vile nguo na vifaa mbalimbali vya jikoni kwa ajili ya matumizi ya kupikia na vifaa vya umeme. Vifaa hivyo mara nyingi hupendelea kununua kwa njia ya simu. Kwa sababu katika mazingira ambayo nipo, gharama yake ni kubwa sana. Lakini nikiagiza kutoka Dar es Salaam kwenye maduka makubwa ambayo yanauza bidhaa hizo huwa nazipata kwa gharama nafuu kidogo. Hivyo uchaguzi wangu na uteuzi wa bidhaa hizo huwa natumia njia ya simu. Na wao hunisafirishia mpaka nyumbani kwangu zinanifikia.

Wakati wa mapumziko ya mchana huwa natumia muda huo kuweza kulala. Kwa sababu ratiba yangu ya siku juu ya kupumzika nimeigawa mara mbili. Mchana napumzika masaa mawili ambayo natumia kulala na usiku nalala masaa sita. Hivyo mapumziko ya mchana huwa natumia masaa yangu mawili kuweza kupata usingizi ambao unanifanya niweze kupata nguvu nikiamka. Na niendelee na shughuli zangu ambazo zipo katika ratiba yangu ya kila siku. Nisipopata usingizi basi huwa ninatumia muda huo kukaa sehemu ambayo ina utulivu mkubwa kwa lengo la kuepusha makelele na vurugu zingine ambazo zinaendelea. Ambazo vurugu hizo zinanifanya akili yangu bado ijione bado ninafanya kazi.

Kinacho nifanya mimi ni cheke ni ubunifu mbali mbali za ucheshi ambazo zime tengenezwa na wachekeshaji mbali mbali. Hua napenda kufatilia kazi zao katika kurasa zao za kijami, pia kuhudhuria katika majukua ambayo wanafanya sana hiyo ya ucheshi. Ninapo kosa bando au wakati wakwenda kuangalia katika majukua, kuna vipindi mbali mbali vya televisheni ambapo vinarusha na kuonesha sana hiyo ya ucheshi kwa hiyo huwa natenga muda wangu ili niweze kuangalia na niweze kucheka. Nimechagua maeneo hayo matatu kwa sababu ni maeneo ambayo ucheshi wake unatoa elimu juu ya mambo mbalimbali ambayo yanaendelea katika jamii. Lakini la muisho ambayo sila umuimu watu ambayo ananzunguka katika mausiano yetu ya kijamii kuna watu namnake kuongea ni ucheshi namnake kutembea ni ucheshi. Hivyo, wao pia, ninapokutana nao, pia huwa nacheka.

Ninapenda kunywa chai, kwa sababu chai ni kinywaji ambacho, gharama yake sio kubwa sana, tofauti na kahawa. Ukitaka kunywa kahawa yenye viwango, lazima utoe gharama kubwa kidogo, uweze kuipata. Kwa hiyo, napendelea kunywa chai, kwa sababu ni rahisi kuipata na gharama yake sio kubwa kuipata. Hivyo, napendelea zaidi kunywa chai.

Somo ambalo nilipenda shuleni ni somo la lugha ya kiswahili. Ni somo ambalo lilikuwa lina nchambulia mambo ambayo ya nafanyika na ninayoyafanya na ambayo tunayafanyi kila siku katika mazungumzo ndani ya jamii yetu. Hivyo nililipenda kwa sababu nilikuwa na jua huyu ayezungumza sasa amepatia au alizungumza amekosea. Ilikuwa inagusa nyanja nyingi sana, somo la lugha ya kiswahili. Ilikuwa inazungumzia uundaji wa maneno, ukopaji wa maneno. Ilikuwa inazungumzia mana ya lugha. Ilikuwa inazungumzia sintaksia ya lugha. Ilikuwa inazungumzia mofolojia za lugha. Na vitu vingine vingi sana. Ambavyo kwa ujumla wake, ilinivutia na likawa somo langu pendwa shuleni. Hivyo ni somo ambalo ni likua napata alamo za juu sana kuliko masomo mengine yote.

Kitu ambacho ni kipa umbele changu kwa mawasiliano nikiwa kazini simu. Simu ni kifaa ambacho kina nirahisishia zaidi kuwasiliana na watu wengine. Sababu naenda nayo mahali popote, simu yoyote. Na ni kifaa ambacho ni rahisi zaidi kuweza kumpigia mtu na mkawasiliano. Pia simu ni kifaa ambacho kina tumio na watu wengi zaidi. Tufauti na kompyuta na vifaa vingine. Kwa hiyo napokuwa kazini kipa umbele changu kikubwa cha mawasiliano ni simu hasa ya mkononi. Kwa sababu mtu anapo ona namba yangu basi anatilia uzito juu ya jambo lile ambalo ni tamwambia. Hivyo simu ya mkononi ni kipa umbele changu kazini kwa mawasiliano.

Napenda kupaka rangi kwa sababu upakaji wa rangi hauitaji maarifa mkubwa zaidi kama kuchola. Kuchola ni kipaji lakini hata kujifunza unaitaji uwe na maarifa mapana. Lakini kupaka rangi kwa upende wangu mimi napenda zaidi kwa sababu nilimwona na nimejifunza kutoka kwa mzazi wangu. Hivyo nimekuwa nayo hiyo kazi. Kwa hiyo ni kazi ambayo ina nikifanya na ipenda sana. Na ni kazi ambayo ipo kwenye damu yangu. Sija isomea lakini ni naijua. Hivyo kupaka rangi kwangu mimi ni bora zaidi kuliko kuchora. Hivyo upendo mkubwa kwenye kazi ya upakaji rangi na siyo kuchora.

Wakati wa likizo, huwa najiistawisha kwa kupumzika, sehemu yenye utulivu, lakini pia kushirikiana na watu mbalimbali, kirafiki. Wala sio kikazi kwa sababu ya kupata maarifa juu ya mambo mengine ambayo mimi siyafahamu ambayo yanaendelea katika ulimwengu. Hivyo muda mwingi nakuwa nimepumzika, lakini muda mchache ambao nakuwa nimeipata, ninakutana na watu na najifunza kirafiki au najifunza kawaida kujua maisha mengine nje na kazi yanaendaje au furusa zingine nje na kazi ambayo naifanya yanaendaje ndivyo hapo huwa napata funzo baada ya kustafu nifanye nini?

Mimi napenda kukaa pamoja na familia yangu. Tukiwa tunazungumza mambo mbalimbali ya kirafiki. Hasa mambo ya mapishi. Muda mwingi huwa nikikaa na familia yangu tunajadili. Tupike nini, tule nini. Lakini muda mwingine ambao unabaki nje na mapishi ni kujua kila mmoja anasumbuliwa na nini katika mipango yake. Kwa wanafunzi ambao wako shuleni changamoto ni nyingi ambayo inawasumbua katika upande wao wa shule. Lakini kwa wale ambao wako kazini, changamoto gani ambayo inawasumbua, ni mambo gani? Wana malengo gani ambayo wameyaweka? Ili yaweze kuwasaidia kutoka sehemu moja kuenda sehemu nyingine. Mazungumzo yao huwa yanazungumzwa kwa njia ya ucheshi. Njia ambayo wale waliokuwa wadogo wanayasema ya kwao, kwa furaha na kujua watasaidiwa. Na sisi wakubwa tunawafundisha pia wale wadogo kwa kuwapa shida zetu za kawaida. Na kuwapima je, wanaweza kuzitatua vipi kwa kiwango chao cha umri. Hivyo urafiki unakuwa ni mwingi zaidi kuliko kuwa na uadui kipindi tunakutana na familia zetu.

Napenda kuvaa suruali kwa sababu ni vazi ambalo ni la heshima na linanitambulisha kuwa mimi ni mwanaume. Vazi hili la suruali ni vazi ambalo pia limepitishwa na utamaduni wetu kuwa ni vazi rasmi la wanaume. Unapo muona mwanaume amevaa sketi kwenye jamii yetu, hiyo ni changamoto na lazima mtu huyo ataangaliwa kwanini anafanya hivyo. Sketi ni vazi ya wanawake na vazi ambalo linawatambulisha wanawake. Kwa hiyo sio utamaduni wetu sisi wanaume kuvaa sketi. Kwa hiyo suruali ninaipenda na inapendelea kuvaa suruali ya ina ya vitambaa kwa sababu inakuwa niko huru sana nikiwa natembea.

Hapana. Sina chumbo cha muziki ambacho ninapenda kupiga. Mimi kwenye maisha yangu sijelelewa maisha ya muziki. Kwa hiyo sina uzoefu na sio familia sana wa vyombo vya muziki.

Kabla ya kulala, uwa na utaratibu wa kufanya tafakari mbali mbali ya siku yangu nzima ambayo nilianza tangu asubuhi. Hivyo uwa na angalia ni eneo gani ambalo ni mefaulu na ni eneo gani ambayo sikufanikiwa kufaulu. Kwa hiyo, muda ule natafakari pia nifanye nini? Maisha yangu yanaendishwa kwa ratiba na ratiba ya mwaka mzima, ya kila mwezi na ya kila siku. Hivyo ratiba ya siku huwa naifunga usiku kabla sijalala kujua ni wapi ambako nimefanikiwa na ambako sijafanikiwa. Baada ya kumaliza mambo hayo yote ya kutafakari, basi huwa na mshukuru mungu na kumuomba anijialie afya njema na kuniamsha salama. Ili niweze kuendelea na utaratibu wa kawaida siku ambayo nitaauka asubuhi yaki.

Nina wakaribisha wafanyi kazi wapya kwa kuwapeleka maeneo mbali mbali ambayo yana husiana na ofisi yetu. Baada ya hapo, huwapeleka kwa wafanya kazi wetu ambayo tunashirikina nao katika kufanya kazi. Tukimaliza hapo tukio ambalo linafata ni maelekezo mafupi kwa ajili ya kazi mbali mbali ambazo zina fanyika pale ofisini kwetu. Hivyo, baada ya hapo, kila mmoja ataoneshwa eneo lake la kazi na ataanza kufanya kazi zake. Kwa sababu wao wanakua ni wageni, ukaribishwo bado huwa unaendelea kwa kuwapitia mara kwa mara kuwauliza changamoto ambazo wanakabiliana nazo juu ya ufanyaji wa kazi. Na changamoto zinapokuwa kubwa basi, tunahamia pale pale kwenywe ofisi yake kuona, tunatatua vipi.

Napenda kuwasiliana na watu kwa njia ya simu. Watu wengi wanatumia simu ambazo ni za mkononi. Hivyo, kuwapata na kuwasiliana nao ni njia rahisi zaidi. Hasa pali ambapo unampigia.

Somo ambalo nilikuwa nalipenda shuleni ni somo la lugha, lugha ya kiswahili. Ni somo ambalo lilinivutia sana kwa sababu ilikuwa linaeleza au linafafanua mambo ambayo huwa tunayazungumza tukiwa mtaani, nyumbani na maeneo tofauti tofauti. Hivyo, lilikuwa lina nipa uwelewa namna gani namna bora ya kuzungumza lugha ya kiswahili kwa ufasaha. Na ili nisaidia kuweza kurekebisha makosa mbalimbali ambayo nilikuwa nayafanya katika uzungumzaji walugha hiyo ya kiswahili. Pia, somo la kiswahili nililipenda kwa sababu ni somo ambayo nilikuwa linanipa alama nyingi sana, nilikuwa na lifaulu sana, ni somo ambalo nilikuwa ni mwokozi katika upataji wa alama nikiwa darasani. Hata mtu alikua akihitaji ni mfundishe. Basi somu la kiswahili kwangu ilikuwa ni rahisi.

Kuhusu tathmini za kazi huwa na jihisi vizuri zana kwa sababu tathmini hizo zinanisaidia mimi kujua ni wapi ambapo nimekosea, wapi ambapo panaitaji kufanya marekebisho na sehemu gani ambayo nimefaulu naitaji jitihada zaidi kuongeza ufaulu. Kwa hiyo tathmini za kazi kwa ngu mimi ni jambo ambalo nalipenda na jambo ambalo ni bora sana kwa upande wangu.

Natumia kompyuta kwa sababu kompyuta inarahisisha zaidi ufanyaji wa kazi zangu. Kwenye kompyuta, una uwezo kufungua programu zaidi ya moja na kompyuta bado ikawa inafanya kazi kwa ufanisi ule ule ambao ulianza nao. Pia kwenye kompyuta, kuna tools nyingi ambazo zikopale, ambazo zinafanya kazi kwa wakati mmoja na tools hizo zinawepesisha ili kazi ampayo unaifanya, iwe ni bora zaidi. Ukiwa wanafanya kazi kwenye kompyuta, kama kuna makosa yoyote, umeyakosea, kompyuta ina uwezo wa kukwambia rekebisha sehemu fulani. Hivyo matumizi ya kompyuta ni matumizi ambayo yanakua ya nafanya kazi inakua ni rahisi sana.

Kuhusu mtaa wangu napenda mwendo mbinu ya maji na umeme. Katika mtaa wangu hamna usumbufu wa kukatika katika kwa umeme na maji. Hivyo masaa ishirini na nne wiki mzima umeme upo wa uhakika maji yapo ya uhakika. Jambo lingine ni usalama. Usalama katika mta wangu upo kwa kiwango kikubwa. Usalama ambao mali na watu pia. Wanatembea muda wowote, wanaweka mali zao na hazipati dhoruba yoyote ya kuibiwa au ya kuharibiwa makusudi. Katika mtaa wangu, pia jambo ambalo nalipenda ushirikiano baina ya mtu mmoja na mtu mwingine na wananchi kwa ujumla.

Wikendi mara nyingi napenda kupumzika, lakini nyakati za jioni zikifika huwa napenda kutoka kuenda kufanya mazoezi. Mazoezi ambayo ninayapendelea kuyafanya nyakati za jioni wikendi ni kukimbia na kucheza mpira. Mazoezi yangu huwa nayagawanya katika makundi mawili. Kuna mazwezi ambayo ninafanya binafsi ya kunyoosha viungo, lakini kuna mazoezi ambayo ninashirikiana na watu wengine juu ya ufanyaji wa mazoezi hayo. Hivyo inanijengea mimi kuwa na afya bora. Wikendi ni sehemu ambayo inanifanya kujenga mwili wangu kuwa na afya bora na kutumia muda mwingine uliobaki kupumzika.

Nguvu zangu kazini zipo katika utendaji wa vipengele ambavyo mimi nakuwa nimepewa nivivanye. Nguvu kubwa huwa naiweka hapo ili nisiwaangushe wale wenzangu ambao ninafanya nao kazi pamoja na taasisi husika ambayo imeniamini. Hivyo, huwa na tumia muda wangu mwingi na nguvu zangu nyingi kwa ajili ya kulifanya lile jambo ambayo nimepewa nilifanye liweze kukamilika kwa asilimia mia moja. Lakini pale ambapo utatakiwa msaada wangu niweze kumsaidia mtu mwingine ambaye ameshindwa au amekwama kulifanya jambo lake, pia huwa nawekeza nguvu nyingi kuweza kutatua changamoto hiyo kwa sababu akifanikiwa yule mwenzangu mimi pia nakua nimefanikiwa kwa sababu sisi ni timu na tunaishi kama familia.

Hapana, sipendi kuvaa vipuli. Ni vitu ambavyo havipo kwenye utamaduni wetu. Vipuli kwa utamaduni wetu ni vitu ambavyo wanawake kwa ajili ya urembo. Hivyo wanawake wanatumia vipuli kwa ajili ya urembo. Mimi ni mwanaume siwezi kutumia vipuli. Ni kivaa vipuli inakuwa nimeikosea jamii yangu inanizunguka nakuwa nimevunja utamaduni pamoja na maadili ambayo tumefundishwa na tunayaenzi katika utamaduni wetu.

Majirani zangu nawafahamu kwa njia mbali mbali. Moja ya njia ambayo naitumia kuwafahamu majirani zangu ni wakati ambayo tuna shida na wakati wa furaha. Wapo ambao wanajitokeza mstari wa mbele kuja kukutatulia shida yako au kuja kuungana na wewe kuikamilisha ile furaha yako. Lakini iwapo majirani ambao, wenyewe wako nyuma, inapotokea shida, wanakuwa wa mwisho, kufika, na wanakuwa wa kwanza kuondoka. Muda mwengine wanakuwepo katika mazingira hayo, lakini wanatoa pesa, kuonesha pesa ile itasaidia, lakini hafiki kwa jiji ya kushiriki moja kwa moja, matatizo ambayo yapo kwako na yamekutokea.

Chumba changu cha kulala ni kidogo kutokana na vitu ambavyo viko ndani kwangu, ndani ya chumba changu. Chumba changu kuna rangi nyeupe ukutani na juu kuna dari ambayo imepakwa rangi nyeupe pia. Chini kuna tiles ambayo inakisi pia rangi nyeupe. Hivyo chumba changu kimezungukwa na rangi nyeupe. Kitanda changu, kipo karibu na dilisha, kina niridhisha kutokana na ubunifu wa alie kitengeneza. Nikiwa niko dirishani, ninaona ukuta wa uzio ambao unaizunguka nyumba yetu. Nikiwa chumbani kwangu, kitu ambacho nakipenda ni uturivu, hakuna fujo na ninauwezo wa kufanya mambo yangu yakawa yamekamilika.

Napenda kulala mapema kwa sababu ni kilala mapema na kuwa na uhuru mpana zaidi wa kuwahi kuwamuka kufanya shughuli zangu. Na jambo moja ambalo mimi kwenye maisha yangu naliamini unapowahi kuamuka na kunakua kukokimi hakuna makelele akili inakuwa inanguvu zaidi ya kufanya mambo na matukio tofauti kwa kiwango kikubwa ukilinganisha na muda ambao kunakua kumechengamuka shuhuli za watu zinakuwa zinaendelea. Kwa hiyo nilichagua kulala mapema ili baadhi ya nyakati niwahi kuamuka niweze kukamilisha shuli zangu akili ikiwa ina nkufu kubwa na mazingira yanakuwa yametulia na ufanisi mkubwa unakuwepo juu ya yale mambo ambayo mimi nakuwa ninayafanya.

Tukio muhimu katika maisha yangu ambalo nalikumbuka na lina umuhimu mkubwa kabisa ni tukio ambalo nilitaka kupata ajali. Hili lina umuhimu ya maisha yangu, lina nikumbusha mambo mengi sana. Ilikuwa nitarehe sita mwezi wa kumi na mbili, elfu mbili na ishirini na mbili, nilikuwa naenda kupanda basi bahati mbaya nikateleza. Hivyo kwenye tukio lile nilinusurika kugongwa miguu. Kwa hiyo, tukio hiyo huwa inanikumbusha kwenye maisha, kwenye maisha yangu, nabidi niwe na umakini mkubwa sana. Na namshukuru mungu aliniokoa kwenye tukio lile. Kwa hiyo, huwa inanikumbusha mungu ndo kila kitu, mungu ndiye namba moja. Hivyo, kwenye jambo lolote nikiwa nalifanya, basi nimtangulize mungu na niweke umakini. Na ni walinde wengine ambao naweza nikawasababishia madhara ambao mimi ilibidi yanipate.

Mafanikio ya timu nasherekea kwa kuungana pamoji na watu ambao wanaijenga timu yetu. Tunapokutana siku hiyo tunakuwa ni watu wenye furaha sana. Tunapanga mambo mbalimbali ambayo yata tufanya sisi tuzidi kuenda mbele. Kwa sabu tunasherekea kwa kufikia mafanikio au kufikia malengo ambayo tuliweka kabla ya jambo husika halijafanyika. Hivyo kwenye timu yetu pale ambapo mwisho wa tukio au mwisho wa msimu unapofika na tukawa tumefikia yale malengo ambayo tumeweka basi huwa tunafuraha sana, tunakutana pamoja, tunagawana yale ambayo tumeyapata, lakini pia tukiwa tuna malengo ya kufanya vizuri zaidi katika mambo yajayo.

Kuimba ndiyo napenda. Mimi napendelea sana kuimba mashairi ambayo mara nyingi huwa inatoa ujumbe kwa watu mbali mbali. Pia mimi ni mtunzi wa mashairi huwa nikikaa napenda kuandika juu ya maisha yangu ambayo ya nizunguka au tukio ambayo nimeliona. Muda mwngine na waimbia watu wa familia yangu hasa hasa panapokuwa pana furaha huwa nawaimbia kwa mtindo wa mashairi kutumbuiza ili furaha ile izidi kuongezeka. Hivyo hupangilia maneno vizuri kwenye vina na mizani kuendana na tukio husika ambalo linakuwa linafanyika. Kwa hiyo kuimba ni jambo ambalo lipo kwenye damu na mara moja moja huwa nafanya shughli hiyo nikitoka inje ya nyumbani lakini ninapokuwa na watu ambao wananifahamu.

Ujuzi ambao ningependa nijifunze ni kuhusiana na maswala ya teknolojia. Dunia kwa ujumla sasa hivi inabadilika sana kutoka kwenye analogia kuenda digitali. Hivyo kama huna ujuzi wa maswala ya teknolojia, mambo mengi yanakuwa ni magumu kufanyika. Hasa kwa sisi vijana. Mambo mengi, sikuizi yanafanyika kwa njia ya mitandaoni. Kama upo mtandaoni na huna elimu au idea juu ya teknolojia basi mambo yako yanakuwa ni magumu kufanyika. Ujuzi wa kuendesha programu mbalimbali nikiupata utanisaidia sana kufanya shughuli zangu kwa sababu watu wengi sasa hivi wanafanya kazi za mtandaoni. Ujuzi huu ni muhimu kwa sababu unatusaidia kutengeneza kipato cha mtu mmoja mmoja, au kikundi kama mna shirikiana. Kwa hiyo, ukipata ujuzi ambao unahusiana na teknolojia, basi unakuwa ujuzi ambao unafaa sana katika maisha ya kila siku. Nilipenda kujifunza kwa njia ya vitendo. Kwa sababu, hapo ndipo nitaonesha udhaifu wangu, hapo ndipo nitaonesha makosa mengi, na nitapata muda mwingi wa kukosolewa, na kuwa bora zaidi katika utendaji wa shuhuri hizo za kiteknolojia kwa hiyo makosa mengi ya nafanya mtu awe bora zaidi. Kwa umri wangu napenda zaidi kusoma kwa vitendo. Wakati mzuri wa kuanza ni wakati huu. Lakini changamoto kubwa ni kipato. Kipato hakigawiki. Kuna majukumu ya kifamilia inabidi yafanyike. Lakini kuna majukumu ya kwangu mwenyewe inabidi aende kwa hiyo na kipato kinacho ingia ukisema uende ukasome mambo yanakuwa hayaendi kwa sababu kipato kinakuwa hakitoshi.

Kiongozi mzuli anasifa ya kuwapenda watu ambao anawaongoza. Hiyo ndio sifa ya kwanza. Akiwapenda watu ambao anawaongoza atawajali na atawasikiliza kwa wakati sahihi juu ya changamoto ambao ina wakabili au watu ambao anawaongoza. Kiongozi ni lazima awe muwazi. Uwazi wa kiongozi unasaidia wale ambao wanaongozwa, kupanga mambo yao, kuomba wanayo yahitaji na kutatuliwa changamoto zao, kulingana na kiongozi alivyo na kile kilichopo ambacho kiongozi alichonacho juu yao wao. Kiongozi ni lazima awe mkweli. Kiongozi ni lazima awe ni mtu ambaye anafuatilia mwenyewe mstari wa mbele changamoto ambazo zinaikabili ile jamii. Asiwe fisadi, asiwe mpenda rushwa, asiwe muuaji. Hayo yote akiiyazingatia basi huyo ndiyo anakuwa kiongozi mzuri.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi pasipo ni simu. Simu imekua kifaa ambacho ni kinarahisisha mambo yangu mengi sana. Simu inabeba mafaili mengi sana ambayo yanaweza kuchakata mambo mbali mbali ambako nitakuwepo. Kama nipo kazini au nipo nyumbani au nipo mazingira tofauti tofauti nikiwa na simu yangu inakua ina niwepesishia kufanya shuhuli yoyote ambao mimi nahitaji kwa haraka zaidi. Hivyo, simu inaweza ikanikutanisha na watu mahali popote. Simu inanisaidia nikanunua na nikauza mahali popote. Kwa hiyo, simu ni kifaa ambacho ni muhimu sana. Simu pia inanifanya niweze kusoma matangazo mbalimbali ya kazi, ambayo yanakuwa, yanaweza kutangazwa, nikiwa niko popote, mahali popote.

Shirika rangu jambo ambalo nalipenda kutoka kwake ni ule ufanisi ambao wanaufanya juu ya kuhudumia wale watu ambao wako pale kazini. Wanawajali watu, wanasikiliza watu, na katika upande wa wateja pia wanasikiliza changamoto juu ya huduma ambayo wanawapa. Hivyo kwa mambo hayo yananifanya niweze kulipenda shirika langu. Lakini pia wana utaratibu wa kurudisha kwa jamii. Jamii ambayo inalizunguka shirika kila mwaka ukipinduka basi shirika huwa linawashika mkono kulingana na faida ambayo wanakuwa wameipata kwa mwaka huo ambao umepita.

Ndiyo, ninapenda kupika kwa sababu nikipika mimi mwenyewe huwa na nahisi radha ya chakula ambacho huwa nakitamani kula. Mapishi yangu huwa ni ya tofauti na watu wengine pale ambapo nikijifanyia tathmini huwa nahisi hivyo. Hivyo kupika ni kitu ambacho nakipenda na huwa napenda kupika chakula ambacho sijakipata ladha yake maeneo mengine. Huwa nikipata fursa ya kufanya hivo basi huwa sina budi. Kuingia jikoni, kufanya maandalizi ya vitu mbalimbali ambavyo. Mimi mwenyewe na uwezo wa kuvipika na ninavo nyumbani kwangu basi napika na kufurahia kile ambacho nimekipika.

Inafanya mazoezi ya mwili kwa utaratibu wangu ni mara mbili kwa wiki. Mwisho wa wiki, jumamosi na jumapili, nyakati za jioni, ni muda ambao napendelea kufanya mazoezi. Lakini, kuna mazoezi ambao huwa nayafanya bila mimi mwenyewe kuyapanga. Mazoezi yao yanahusisha kutembea. Napokua katika shuhuli zangu nikiwa nimeshafika sehemu yangu ya kazi huwa natumia muda mwingi kutembea kutoka sehemu moja kuenda sehemu nyingine. Huwa situmi usafiri. Pia hio ni sehemu ambayo hua naichukulia ni mazoezi. Lakini mazoezi ambayo yanakuwa hayako katika ratiba ambayo mimi kama mimi nakuwa nimeipanga. Lakini kwa yare ambayo yako kwenye ratiba yangu kabisa ni jumamosi na jumapili kila mwisho wa wiki.

Ninapenda kula wali, ni chakula ambacho ni kitamu, ni chakula ambacho kinanipa mimi furaha na faraja kutokana na ladha yake ambayo inatokana na chakula hicho. Kwa hiyo napokula wali huwa najihisi katika moyo wangu nimekula chakula changu pendwa sana katika maisha yangu. Ni chakula ambacho maeneo mengi ambayo nikienda hasa kwenye mikusanyiko ya watu huwezi kukikosa chakula hicho. Inaashiria kabisa ni chakula ambacho watu wengi wanakipenda na watu ambao wanaishi katika nchi ya Tanzania. Hasa katika maeneo ambayo ya pwani basi wali ni chakula chao ambacho ukiwapikia basi unakuwa umewaheshimisha. Hivyo na mimi ni mmoja wapo.

Ninapendelea kusoma habari mtandaoni kwa sababu mazingira mengi ambayo tunazunguka kwa sasa hivi magazeti hakuna. Ujio wa habari mtandaoni umepunguza kasi kubwa ya magazeti maeneo mbali mbali. Hivyo ukiwa una simu janja, una uwezo wa kupata habari kwa haraka zaidi kuliko gazeti. Maeneo ambayo tuko kwa sasa gazeti linacherewa sana kufika. Linaweza likafika siku ya pili na tukio limepita tayari. Lakini habari mtandaoni unalipata tukio kwa muda ule ule ambao limetokea. Mfano hivi sasa kama kuna mpira wa miguu unachezwa, basi una uwezo wa kuufuatilia moja kwa moja. Ukapata mambo ambayo yanaendelea huko uwanjani. Lakini ukisubiri gazeti mara yake utalipata siku ya pili ya tukio hilo baada ya tukio hilo kufanya.

Wakati wa baridi, kuna mambo kadhaa ambayo huwa ninayafanya. Moja ni kuvaa nguo ambazo zimetengenezwa kutokana na pamba. Nguo hizo huwa nzito sana. Zinaweza kuhifadhi joto la mwili, ili joto hilo lisipotee kwa kiwango kikubwa. Jambo lingine huwa napendelea kuvaa nguo za rangi nyeusi. Pia hizo hutusaidia kuhifadhi joto ya la mwili lisipotee. Jambo la tatu, huwa tunapenda kukaa sehemu ambayo ina moto au sehemu ambayo inachanzo cha moto. Moto ule unakuwa ni wakiasi. Hivyo, joto inasafiri kutoka kwenye moto na kutufikia sisi moja kwa moja katika mwili yetu. Lakini jambo lingine, la nne, tunatumia vinywaji vya moto. Kama vile chai, kahawa, maziwa na vingine vingi. Lakini la mwisho kabisa muda wa kulala huwa tunajifunika mablanketi yale mazito kwa ajili ya kutulinda na baridi kali.

Hali ya hewa ambayo ninaipenda ni hali ya kati na kati. Joto lisiwe kali sana na baridi isiwe kali sana. Iwe ni ya kati na kati. Hali hii ya hewa inatupa nafasi kubwa sana ya kufanya mambo yetu tukiwa tuna utulivu mkubwa wa kimwili. Kwa sababu joto linapokuwa kali sana, mwili huwa hauna furaha. Lakini pia baridi inapokuwa kali sana, pia inakuwa haina afya kwa miili yetu. Kwa hiyo hali ya hewa, iwe ya kati na kati. Lakini baridi inapokuwa la kiasi ni bora zaidi. Kwa sababu tuna uwezo wa kujikinga kwa kuvaa mavazi mazito mazito yenye asili ya pamba. Hivyo ni tofauti na joto. Joto lonapokuwa kali inabidi upunguze mavazi na ubakie kifua wazi. Hivyo ninapenda hali ya hewa ya kati na kati au baridi izidi kidogo.

Ninapenda kula chakula cha nyumbani kwa sababu chakula cha nyumbani kinazingatia usafi wa mazingira pamoja na chakula chenyewe. Chakula cha nyumbani kinakuwa kina boresho sana kwa sababu ya kuzingatia afya ya walaji. Nimejaribu kula mara kadhaa chakula cha nje ya nyumbani. Lakini maeneo mengi ambayo ninapata chakula hicho huwa inaniletea changamoto ya afya hasa tumbo kuuma. Hivyo huwa napenda zaidi kula chakula cha nyumbani. Kwa sababu ya usafi, wa pale nyumbani, maandalizi yanakuwa ya umakini wa hali ya juu. Hivyo, chakula cha nyumpani nakipenda sana kwa sababu ya ubora wake, pia nakipata muda wowote pale ambapo mimi nitakihitaji.

Ndiyo, ninapenda kuvaa kofia. Kwa sababu kofia na vaa kwa sababu zifuatavyo. Moja, kipindi cha jua kali nikivaa kofia inanikinga kutokana na miyale mikali ya jua. Inaninusuru ngozi yangu ya kichwa, ambayo inapata miyale moja kwa moja ya jua, pia na kunisaidia uoni mzuri wa ambako inaelekea. Lakini katika nyakati za usiku, huwa na vaa kofia kwa ajili ya kuongeza pambo katika mwili wangu. Kofia ni vazi ambaro ukiivaa mimi kwa upande wangu naona linaniongezea thamani ya ile muonekano wangu ambao ni nao. Sehemu ya tatu huwa na vaa kofia mskitini nikiwa naenda kufanya ibada.

Juisi ya matunda ambayo ninaipenda ni ile ambayo inatengenezwa na tikiti maji huwa naipenda lakini pia ni ile juisi ambayo inatengenezwa na embe pamoja na mchanganyiko wa passion. Juisi hizo zikiwa za baridi huwa zinanifanya naburudika sana hasaa katika wakati wa joto au pale ambapo ninamaliza kupata chakula. Juisi ni kiburudisho ambacho ni muhimu sana katika maisha yangu. Hasa juisi hizo za tikiti. Ambao tikiti hilo likisagwa lisichanganywe na kitu kingine. Liwe lenyewe kama lenye kwa sababu tikiti lina asili ya maji. Basi juisi ile huwa inakuwa ni juisi ya asili bila kuchanganya na kitu chochote. Lakini juisi ya passion huwa nawaambia waeke maji kidogo. Ili ladha ya passion na embe iendelee kubakia.

Majira ninayopenda ni majira ya kiangazi. Ni majira ambayo shughuli nyingi huwa zinafanyika. Hata hizo za kilimo, pia zinafanyika kwa njia ya umwagiliaji. Majira ya kiangazi ni majira ambayo yanatoa fursa kwa shughuli nyingi kufanyika. Zile ambazo zinahitaji maji na zile ambazo hazitaji maji. Kitu ambacho ninakikumbuka ili niweze kuchagua majira haya ya kiangazi ni jambo moja inatagemea na shughuli ambayo sisi tunafanya. Msimu wa mvua huku kwetu mvua ikinyesha njia zinakuwa hazipitiki. Njia zinakuwa mbovu zinaharibika kutokana na miundombinu ni mibovu. Hivyo, msimu wa mvua mvua zinaharibika. Msimu wa kiangazi kidogo zinaimarika kwa hiyo kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kuna kuwa kuna wepesi mkubwa zaidi. Hivyo majira ya kiangazi ni majira ambayo muda wowote saa yoyote una uwezo wa kufanya shughuli yako katika eneo letu na shughuli yako ikaenda. Shughuli ambayo ninapenda kuifanya mimi ni kilimo cha umwagiliaji. Pale ambapo nnakuwa na chanzo cha maji cha uhakika basi huwa nafanya kilimo cha umwagiliaji kwa sababu tunakuwa tuko wa chache ambao tunalima kilimo hicho na kufika sokoni na kuikuta bei ya kuuzia ipo katika angalau katika bei ya juu kidogo na ukiuza una uhakika wakurudisha kile kitu ambacho ulikiwekeza. Katika hali ya hewa wakati huo wakiangazi huwa nahisi joto lakini yategemea ni upande gani wa nchi ya Tanzania ambao na kuwepo. Nikiwa kusini mwa Tanzania joto lake linakuwa ni la kawaida. Ila ukienda upande wa mashariki ndo maeneo ambayo nimeyatembelea joto lake kidogo linakuwa ni changamoto. Unatoka jasho muda wote, ndani kama hauna chanzo cha kuzalisha baridi, feni au AC, basi hakukaliki. Na nyakati za usiku, unaweza ukalala nje.

Aina ya filamu ambazo nazipenda ni filamu ambazo zina matukio ya kupigana. Matukio ambayo ukiyaangalia yanakuchukua hisia. Filamu nyingi ninazoangalia katika ukanda wetu huu wa Afrika mashariki. Bado hazijafikia ubora ule ambao mimi naupenda katika mapambano yao ambao wanapambana. Ili waweze kutuvutia sisi watazamaji. Lakini filamu ambazo zinatoka ulaya ukiangalia katika mapambano yao ya ngumi kutumia mikono au kutumia silaha. Unaona kabisa ni mapambano ambayo yanakuvutia. Lakini mapambano hayo ambayo nayapenda mimi kuangalia yasiwe yamevuka mipaka yaani yametiwa chumvi nyingi mpaka ule uhalisia unaondoka.

Ndiyo, nina utaratibu wa kugawanya taka na mafungu mawili au makundi mawili ya takataka. Kuna zile takataka ambazo zinaharibika na takataka ambazo haziaribiki. Takataka ambazo zinaharibika, tumeziwekea mfumo maalumu wa shimo kwa ajili ya kutupa taka hizo. Kwa hiyo, zenyewe zina utaratibu wa kuoza kila baada ya muda ambavo kadiri unavozidi kuenda. Lakini, aina ya pili ya takataka ni zile ambazo haziharibiki. Mfano wake ni plastiki na nailoni. Takataka hizi, huwa tunazihifadhi kwa ubora wa hali ya juu. Ziwe katika hali ya usafi, ili zisize kutoa harufu. Na baadaye kuwapa watu ambao wanazinunuwa kwa ajili ya kwenda kuuza maeneo ambayo wanafanya uboreshaji au uundaji upya tena wa matirial yale au takataka zile kutengeneza mambo mengine.

Ndiyo, mimi nimewai kulima na bado naendelea kulima. Kilimo ni shughuli ambayo inanipatia chakula changu, cha matumizi katika kaya yangu ambayo ninakaa nayo. Kilimo kinanipatia pia ya kipato katika mazao ya biashara ambayo ninayalima. Katika upande wa kilimo, mimi nimejifunza vitu vingi sana. Nimejifunza unaweza kutengeneza kipato kizuri tu katika kilimo ila kwa kuzingatia muda ambao unalima mazao yako na muda wa kuvuna mazao yako kulingana na soko linataka nini. Hivyo, kilimo ni uti wa mgongo katika maisha yangu mimi, siwezi kuwacha kulima. Lakini, katika kulima huko, gharama, kila siku zinazidi kuongezeka katika ununuaji wa mbegu, mbolea na madawa ambayo tunapiga kwa ajili ya kuua vijidudu ambavyo vinaharibu mazao yetu.

Ninapendelea mfumo wa mia moja kwenye simu yangu kwa sababu ni mfumo ambao ni rahisi katika matumizi. Ni mfumo ambao haumchanganyi au haunchanganyi kipindi ninatumia simu yangu. Mfumo huu unaniwezesha pia kuona programu mbalimbali na application mbalimbali zilipo. Zote zinakua sehemu moja, hazifichwifichwi katika mafaili mengine. Hata yakifichwa katika mafaili mengine ni rahisi kutafuta na kuweza kupata. Kwa hiyo mfumo mia moja ni mfumo ambao nautumia kwenye simu yangu ili kuweza kufanya mambo yangu kwa urahisi zaidi kuliko mifumo mingine ambayo kwangu mimi inanipa changamoto juu ya utumiaji wa mifumo hiyo.

Ninapenda kusafiri kwa ramani kwa sababu inanionesha maeneo mbalimbali na mazingira mbali mbali nilipo. Pia inanionesha umbali ambao ninaelekea na eneo nilipo nikiangalia kwenye ramani inanionesha nazungukwa na vitu gani. Mimi katika ujuzi wangu nilikuwa nao GPS sijai kutumia. Hivyo huwa natumia ramani peke yake. Hivyo ni mtaalamu zaidi kwenye ramani katika kusafiri. Inaniwezesha kujua maeneo mbalimbali, umbali ambao ninaenda na kuweza kukadiria ni muda gani nitatumia safari yangu kutoka hapa ninakoenda mpaka kule ambako ninaerekea na nitafika kwa muda gani.

Utaratibu wangu wa kila asubuhi, kila nikiamka kila siku jambo la kwanza ninamshukuru Mungu kwa kunijalia siku nyingine tena kuamka baada ya hapo nafanya maandalizi ya kuenda kufanya ibada ya swala ya asubuhi. Nikitoka hapo huwa najiandaa kufanya taratibu zingine ambazo zinabidi ziendelee. Huwa naandaa kifungua kinywa ambacho huwa napika chai kama siku hiyo kuna maziwa naandaa maziwa kwa ajili ya kuweza kufungua kinywa. Kifungua kinywa hicho huwa kinanipa nguvu na kunichangamsha kutokana na joto ambayo nalipata katika mwili wangu pamoja na nguvu ambayo naipata kutokana na ile sukari ambayo ipo kwenye kinywaji changu. Mimi muda wangu wa kuamka ni saa kumi na moja kamili. Huo ndiyo muda wangu wa kuamka kwa sababu baada ya hapo sio mbali sana kutoka muda huo muda wa swala unakuwa umefika. Kwa hiyo saa kumi na moja kamili kila siku huo ndiyo wakati wangu wa mimi kuamka. Mambo ambayo nayapendelea kufanya kabla sijaondoka ni kufanya maandalizi ya jioni nikirudi katika shughuli zangu kwa sababu muda mwingine ninakuwa nimechoka. Kwa hiyo kuna mambo ambayo hawezi kufanya mtu mwingine mpaka niyafanye mimi mwenyewe. Kwa hiyo huwa nayafanya mambo hayo kabla sijaondoka. Maandalizi mbali mbali ambayo ni ya muhimu mimi kujiandalia kwa matumizi ya baadaye basi huwa nayaandaa asubuhi kabla sijaondoka. Nahisi furaha kwa asubuhi zangu kwa sababu asubuhi ndio muda mzuri wa kufanya mambo mengi kwa usahihi na kwa ufanisi na nguvu kubwa. Asubuhi una uwezo wa kufanya mambo mengi kwa wakati mchache. Hivyo asubuhi zangu na thamini sana kutokana na mambo mengi ambayo ninawezo wa kuyafanya asubuhi na yakawa yana ubora mkubwa na ufanisi mkubwa.

Nataka kufika ngazi ya juu kabisa katika kazi yangu ambao ninaifanya. Katika ngazi ambayo nitakuwa na uwezo wa kukutana na kila aina ya mtu ambaye anahitaji huduma yangu kwa wakati wowote na muda wowote. Duniani kuna mahitaji mbalimbali. Miongoni mwa huduma yangu mimi pia inahitaji. Kwa hiyo mimi katika kazi yangu natamani au nataka siku moja nifike duniani kote, nifike maeneo mbalimbali niweze kuwa suluhisho la matatizo ya watu ambao lina wasiu katika mambo yao. Hivyo, moja ya malengo yangu ni kuweza kutengeneza mfumo ambao. Kila mtu ataweza kunipata kwa urahisi na mimi kumfikia kwa urahisi ili tuweze kutatua changamoto mbali mbali na tuweze kufanikiwa kwa kiasi kikubwa.

Katika upande wa chakula ambacho nakipenda zaidi ni wali. Wali ambao unakuwa umepikwa kwa ustadi wa hali ya juu. Kuna aina tofauti tofauti za upishi wa wali. Wapo ambao wanatumia wali kupika pilau, wengine biriani, wengine wali wa nazi. Kwa hiyo kila mtu ana ufundi wake katika upishi. Kwa hiyo wali juwa unanivutia sana. Huwa nabadilisha tu, leo nitakula pilau, kesho nitakula wali wa kawaida, kesho kutwa nitakula wali wa nazi, kesho kutwa lake nitakula biriani. Kwani ni chakula ambacho nakipenda, nikila hakinichoshi na ninaweza kula mwezi mzima mfululizo bila chakula hicho kunikinai. Na mimi mwenyewe nikawa nimefurahi na kukipenda chakula changu cha mwezi mzima.

Ninaoga mara mbili mpaka mara tatu kwa siku. Nyakati za asubui nikiamka ni lazima nioge kwa sababu natoa uchovu wa usingizi na kuufanya mwili wangu uwe imara kwa ajili ya maandalizi ya shuhuli za asubui ikiwemo ibada na shuhuli zingine. Pia mara ya pili ambayo ninaoga ni wakati nikirudi kutoka katika shuhuli zangu. Inategemea. Nikirudi nyakati ya mchana pia ni lazima nioge kwa kutoa jasho ambalo lipo katika mwili wangu na kuufanya mwili wangu upate nguvu tena kwa mara nyingine. Lakini inapokuwa nimechelewa kurudi kwenye shuhuli zangu nikarudi nyakati za usiku basi hupata maji pia kabla sijalala wakati huo wa usiku. Wakati ule wa usiku nikioga na kuwa na punguza uchovu na kuoga huko kuna nipelekea niweze kupata usingizi ambayo ni mtamu na ambao hauna mang'amung'amu.

Kwa sasa utaratibu wa maktaba sina kwenye maisha yangu kwa sababu mambo mengi ninayapata kwenye simu yangu. Ujio wa teknolojia na simu janja umebadilisha mambo mengi sana. Vitabu vingi ambavyo navihitaji na uwezo wa kuvipata moja kwa moja kwenye simu. Changamoto ya pili inayonifanya nisiende maktaba eneo ambayo linanizunguka maktaba iko mbali. Lakini na shughuli zangu za kila siku, zinaninyima muda wa mimi kuingia maktaba kuketi na kusoma. Hivyo, lolote ambao naitaka kusoma, chochote ambacho nakitaka, juu ya kitabu fulani, basi huwa naingia mtandaoni, kwa ajili ya kutafuta na kuweza kupitia, kupata hicho kitu ambacho nakitaka na kuweza kuongeza maarifa.

Mambo ambayo ninayafanya kukamilisha kazi kwa wakati, jambo la kwanza kabisa ni kuandaa ratiba iliyokamilika. Ratiba ambayo inakua imeainisha kazi ambayo inabidi nifanye na niifanye kwa wakati gani. Ratiba yangu huniongoza. Ratiba yangu huniongoza siku hiyo nina majukumu gani ambayo inabidi niyafanye. Ratiba inanipangia muda fulani na wakati fulani inabidi uwe mahala fulani kukamilisha jukumu fulani. Inapotokea nimeshindwa kukamilisha kwa wakati basi huwa na utaratibu wa kuongeza muda wa ufanyaji wa shughuli zangu. Kwa hiyo kabla sijarudi nyumbani basi nitaongeza dakika sitini mpaka tisini kwa ajili ya kukamilisha yale mambo ambayo nimeshindwa kukamilisha, ambayo ratiba yangu ilikuwa imeniongoza.

Kwenye upande wa muziki, mimi sio mpenzi wa muziki, hasa kusikiliza. Inatokea mara moja moja, nikiwa nimepanda chombo cha usafiri, au nipo mahali ambapo, wana ukawaida ya kusikiliza muziki. Nikiwa katika eneo hilo, hapo ndipo, napata fursa ya kusikiliza muziki kwa sababu wahusika wa eneo hilo, wanapenda muziki. Na muziki ambao huwa nausikia ni Bongo Flavor, Raga, Rumba, Taarabu. Waimbaji na wafahamu kadha wa muziki. Ambao moja wapo ni Baraka Moshe, Kuna Isa Matona, Diamond Platinum, Alikiba, Harmonize, Dogo Aslay, Rich mavoko na wengine wengi. Nandi, zuchu, wanafahamika hawa wote ni wasani wa muziki. Lakini pia alikuwepo wakina lichoki kanye bendi za muziki Mimi kwenye ratiba yangu sina wakati wakusikiza muziki. Sina wakati huo wakusikiza muziki. Kwa hiyo inapotokea nipo sehemu muziku una pigwa basi. Hapo sina budi kusikiliza. Muziki una matokeo mawili, matukio hasi na matukio chani. Muziki waki sasa unamatukio hasi kwa kiasiki kubwa kwa sababu wengi ambao wanatoa ujumbe wao kwa jamii wanazungumza lugha ambazo zinaiboma jamii. Hasa ni vijana na watoto. Lugha ambazo hazina afya katika ujenzi wa jamii, lakini nitofauti na ule muziki wa zamani. Muziki wa zamani nikiwa na usikia watu wanasikiliza, basi ujumbe wao ambao kwa pale unakua una afya kwa wale ambao wanasikiliza. Mfano wanahamasisha watu wakafanye kazi. Walikuwa wanaatoa ujumbe wa upinga rushwa. Wanahamasisha watu wafanye kazi kwa bidii ili wajikomboe na umasikini. Hivyo ni miziki ambayo kisikiliza. Unasema hapa kuna kitu. Najifunza na nakipata.

Jambo la dini ambalo kwangumimi ni muhimu ni kufuata taratibu zote ambazo dini inanielekeza katika maisha yangu yote ya kila siku. Dini ni mfumo wa maisha ya kila siku. Kwa hiyo, tangu ni kiamka dini inanielekeza ni mambo gani ambayo inabidi niyafanye. Hivyo, ninapitia kila jambo ambalo dini imenielekeza. Nikiamka nifanye jambo gani, nikitaka kula nifanye jambo gani, nikitaka kuingia chooni nifanye jambo gani, nikitaka kutoka nifanye jambo gani, nikitaka kuvaa nguo nifanye jambo gani. Mambo hayo yote ambayo tunayafanya sisi kila siku kwenye dini yamezungumzwa. Lakini hayo ni binafsi, lakini kunayale ambayo, mambo ambayo ni mtu na mtu mwingine. Hapo ndipo uzito unakuja kwa sababu watu wengi wamezuia dhulma na kuishi maisha ambayo kuwatendea watu mambo ambayo wao hawayapendi kutendewa na watu wengine. Hivyo dini inalazimisha ni muhimu kulinda mipaka ya mtu mwingine ambaye unashirikiana naye katika jambololote, iwe kazini, iwe nyumbani, au mpo katika matembezi, natembea katika burudani, furaha na mambo mengine. Hivyo ukizingatia mambo hayo yote basi yanakuwa ndiyo mambo muhimu sana kwangu mimi kuyafanya kila siku katika jambo nzima la dini. Hivyo naijali mimi na kuwajali watu wengine ambao wananizunguka juu ya jamii ambayo ninaishi. Hivyo ndivyo dini yangu inanitaka nifanye na ni muhimu kwangu nifanye ili nitaka niweze kulifikia.

Ninapenda kuandika kwa sababu maandishi huwa yanadumu. Kuandika mfano wake ni kama vile umeweka kumbukumbu ambayo haiwezi kupotea leo wala kesho. Maandishi ambayo utayaandika yatadumu vizazi na vizazi. Hivo utaratibu wangu niliojiekea ni kupenda kuandika mambo yangu yanakua katika maandishi. Maandishi hayo sio lazima yawe mengi, inaeza ikawa ni mistari mitatu, miwili au zaidi ya hapo. Uandishi wowote unanifanya mimi nikumbuke. Ahadi ambazo nimejiwekea kujifanyia mwenyewe au kumfanyia mtu mwingine hivyo, kwangu mimi, uchaguzi wangu ni kuandika kwa sababu maandishi yanadumu leo, kesho na mpaka baadaye.

Kwanza kabisa, huwa naanza kwa dua kumuomba mungu anifanyie wepesi. Pili, naangalia ratiba yangu inanielekeza nifanye nini. Ampacho, kipo kwenye ratiba, nicho hicho ambacho, ninaanza kukiifata. Ratiba yangu ndiyo muongozo kamili ambao unaniongoza. Juu ya maswala mazima ya kazi ampayo inabidi niifanye kwa siku hiyo. Mambo muhimu yote huwa nayaanza mapema. Ili niweze kuyakamilisha mapema. Kama mambo ambayo ni ya muhimu sana hayo ndiyo yataanza. Lakini yale ambayo sio ya muhimu sana ndiyo yatafata. Lakini mambo ya watu wengine yanakuwa yana uzito mkuwa zaidi kuliko mambo yangu. Basi huwa naanza na mambo mazito zaidi ya ambayo yanawakabili watu wengine. Kwa sababu kila mtu ana ratiba yake. Kwa hiyo nawasaidia kwanza wao mambo yao, alafu nitakuja kufanya mambo yangu. Lakini jambo lingine ambalo nalizingatia kama nilimuahidi mtu, kesho nitaanza na jambo lako basi ahadi yake huwa siivunji. Hiyo ndiyo inakua ya kwanza, ninaanza nayo na mwisho wa siku nikiimaliza ahadi yake ambayo nimemwahidi na kazi yake ka imeisha dipo hapo sasa inashika kazi yangu na kuendelea na majukumu mengine.

Ninapendelea mwanga wa wakati. Mwangaza wa wakati ni mwanga ambao ni faafu zaidi kwa uoni wangu wa macho. Mwanga wa wakati ni mwanga mbao haunidhuru. Unanifanya nayaona mambo mbalimbali ambayo yananizunguka kwa uhalisia wake. Lakini pia mwanga wakati hauniletei madhara makubwa katika macho yangu. Hivyo macho yangu hayawezi kuniuma na ikitokea nimeukosa mwanga wakati ukawa mwanga ni mkali hunipelekea macho yangu kuweza kuuma. Hivyo mwanga mkali ni mwanga ambao unaniumiza sana macho. Na kupelekea macho yangu kutoka machozi na kushindwa kuona vitu mbalimbali ambavyo vinanizunguka. Mwanga huu mkali pia unaniletea athari katika kichwa changu. Kichwa huwa kinapata maumivu. Hivyo mwanga mkali sio kipaumbele changu. Mwanga wakati na kati ndiyo mwanga ambao ninaupendelea zaidi nikiwa nafanya shughuli zangu za kila siku.

Katika kazi ya nyumbani ambayo naichukia ni kufua. Ni kazi ambayo kila ni kifikiria kwenye kichwa changu, hua inaniumiza sana kichwa. Ni kitaka kufua hua natumia muda mwingi sana kutafakari ni nguo gani nianze nazo. Kufua kuna chukua muda mwingi na ukiangalia hasa zile nguo nyeupe ambazo zinakuwa zina uchafu mwingi. Ni ngumu sana kutoka. Pindi ninapokua nimefua hupelekea mikono yangu kuuma na ngozi yangu katika pidole huchubuka. Hivyo ni kazi ambayo inanitesa sana ufikiri wangu wa akili. Kazi ya kufua, unaeza ukafua lakini mwisho wa siku nguo zisi takate kama vile ambavo wewe unataka. Kwa hiyo ni kazi ambayo kila nikiona uwa naichukia. Nikifikiria kuhusu kufua, akili yangu hua inakosa raha na furaha.

Kazi ambayo ninaithamini zaidi nyumbani ni kazi ya kufanya usafi mazingira yanayoizunguka nyumba kuwanzia ndani mpaka nje. Hiyo ni kazi ambayo ninaithamini sana katika kazi za nyumbani. Kwa sababu mazingira ndiyo yanamtambulisha mtu kwa watu ambao wanamzunguka. Kama mazingira ni machafu, basi tunatarajia hata sehemu ambazo hatuwezi kufika, pia zitakuwa ni chafu. Kama mazingira ni masafi, basi sehemu zile ambazo hatuzioni, pia tunatarajia kuwa safi. Hivyo, huwa najitahidi sana kuweka mazingira ya nyumbani safi. Kuanzia chooni, sehemu ambayo ndiyo inazalisha matatizo makubwa katika haya magonjwa. Baada hapo jikoni, pia ni sehemu ambayo ni muhimu sana kwa sababu inachakata maswala mazima ya upishi wa chakula. Lakini, sebuleni ambako ndiyo sehemu ambayo inawapokea wageni. Kwa hiyo mazingira hayo, huwa sifanyi masihara, huwa nayazingatia kwa kiasi kikubwa, lazima yapendeze. Baada ya kupendeza nafuatia na kupangilia sehemu hizo zionekanike katika muonekaniko mzuri kwa sababu usafi tu peke yake hautoshi bila muonekano kuwa mzuri. Hivyo najitahidi kupanga kadri vile ambavyo inaweza kwa ujuzi wangu wa mwisho ili paweze kuvutia. Lakini jikoni pia hivo hivo mpango wa vyombo vya kupikia jikoni na vyakula pia huwa navizingatia sana hivyo vitu mpango wake uweze kukaa vizuri. Lakini siishii hapo mazingira ya nje ya nyumba. Mazingira ya nje ya nyumba pia ni mazingira ambayo ukiachia yanakuharibia ile tabia yako ya usafi inaonekanika si kitu. Kwa sababu watu wakifika wanaanzia nje. Pia nje napazingatia siyo lazima la usafi kuona inakaa sawa na mazingira kwa ujumla ya nje nyumba nzima. Japokuwa mazingira ya nje hayafanyiki usafi wake haufanyiki mara kwa mara. Labda, msimu wa mvua panapoota majani. Ndipo hapo, tunafanya mara kwa mara kufikia madimbwi, kutoa machupa ambao yanahifadhi maji, vifuu, kwa lengo la, kujiepusha na uzalishaji wa mbu ambao wanaweza kutuletea madhara ya ugonjwa wa malaria.

Wakati ambao nimekuwa na msongo wa kazi, huwa najitahidi sana kuongeza umakini. Huwa natumia saa yangu kujiwekea wakati maalumu wa kumaliza kila aina ya kazi. Mathalani, kazi ya kufanya uandishi juu ya jambo fulani, nasema nitalifanya ndani ya nusu saa baada ya hapo niwe nimeimaliza. Nusu saa ijao nitatumia kuhariri kazi hiyo ili niweze kuikamilisha. Hivo nikiwa na msongo mkubwa kazi kitu ambacho pekee kinaniongoza cha kwanza ni muda. Cha pili ni umakini mkubwa juu ya utendaji wa kazi hiyo ili niweze kufikia malengo. Kwa hiyo muda na umakini ndiyo hivo viwili vinaongoza. Lakini la mwisho ambao linaungana na hayo mawili ni juhudi ya ufanyaji. Na kuwa na muda lakini juhudi pia ni jambo ambalo linanisaidia kwa asilimia zaidi ya thelathini kwa sababu unaeza kuwa na muda umeweka malengo yako vizuri userious upo juu ya kazi umakini mkubwa lakini kama hamna juhudi basi mambo ni magumu kuenda. Kwa hiyo juhudi inanifanya niweze kuwa mzuri zaidi katika msongo wa kazi pindi unapo kuwa mkubwa.

Ndiyo, ninayapenda maua kwa sababu maua ni jamii ambayo ya mimea inayopendezesha mazingira. Maua ambayo ninayapenda mimi sio yale ambayo yanachafua mazingira kila wakati hapana. Maua ambayo yanachafua si kipaombele changu. Maua ambayo hayachafui mazingira, hayo ndiyo maua ambayo ninayapenda. Pia maua hayo yasiwe yenye kutambaa sana katika mazingirampaka kuficha maeneo mingine ya nakuwa hayaonekaniki vizuri kwa wanaotembelea mazingira hayo. Hivyo, maua hayo, pia sifa nyingine yanayonifanya niyapende ni harufu yake mzuri. Kwa hiyo, yakiwa na harufu mzuri, hachafui mazingira, pamoja na mwonekano wake kuwa mzuri. Hiyo, kwa umoja wao, kwa ujumla wao, ndiyo sababu kubwa ambayo mimi yanifanya niyapende maua.

Ndiyo, kwenye maisha yangu nimetembelea mto, pia nilipata fursa ya kutembelea ziwa. Mto nimetembelea nilivyokuwa katika mkoa wa iringa. Katika mkoa wa iringa, kuna mto mkubwa ambao unasifika kumwaga maji mwaka mzima ambao unajulikana kwa jina la mto ruaha. Hivyo, katika mkoa wa iringa, nilipata nafasi hiyo ya kuona mto ruaha zaidi ya maramoja. Na mto huo niliona manufaa yake watu wengi wanautumia kwa ajili ya uvuvi pamoja na kilimo. Lakini ziwa nilipata pia nafasi ya kutembea ziwani. Nimeifika katika mkoa wa manyara kuna maziwa mawili, maziwa babati na ziwa manyara. Kwa hiyo nilipata nafasi pia ya kuyazungukia maziwa hayo. Pia shugli mbalimbali za uvuvi zinafanyika na shugli nyingine za kiuchumi lakini nimetembelea mtoni mara nyingi zaidi. Ukilinganisha na safari ambazo nimefika ziwani.

Ndiyo, nina soma magazeti kwa ajili ya kupata habari ambazo ni za kina. Njia ya magazeti inatumiwa kuandika zile habari ndefu ambazo zina chukua kurasa nyingi. Hivyo, nikiwa na hitaji habari ambayo imeandikwa kwa kina, sinabudi kusoma magazeti. Hivyo, utaratibu huo ni nao wa kusoma magazeti. Habari nyingi za kina huwezi kuzipata katika vyombo vingine. Kwa sababu katika vyombo vingine vya habari hua wanatangaza habari kwa ufupi. Hivyo magazeti huandika habari kwa kina na habari ambayo inakua ina mfululizo na muendelezo. Kwa hiyo, nikiwa nahitaji habari ambayo niliiona juzi na kujua mwendelezo yake, huwa nina utamaduni wa kusoma magazeti ili niweze kuipata hiyo habari na niweze kuifanyia kazi.

Tunda rangu la kupendeza ni ndizi. Kutokana na latha yake ile ya sukari, ina nivudia sana katika upande wa latha. Ninapokula ndizi, latha yake ni tofauti kabisa na matunda mengine. Na sijaona matunda mengine ni kila ambae inafikia latha yake kama latha ya ndizi. Hivo ndizi ni tunda ambalo na lipenda sana, hasa nikiwa ninalitumia katika mda wa chakula ni kichanganya na chakula changu pendo cha wali. Hivo ndizi ni tunda yangu nalipenda, lakini upendo huo unazidi pale ambapo ndizi iyo itakuwa imeiva vizuri na kukomaa vile ambavyo inatakiwa. Sio zile ndizi ambazo wanazilazimisha kuiva.

Shughuli zangu za wikendi ni zipo kama ifuatavyo. Wikend huwa naigawa sehemu mbili. Nusu ya wikendi huwa natumia kupumzika, kupumzisha mwili pamoja na akili kutokana na mihangaiko ya wiki za kazi au siku za kazi. Lakini nusu ya pili ambayo inabaki ya wikendi huwa natumia kufanya mambo yafuatayo. Moja, kufanya mambo madogo madogo ambayo yananizunguka, ambayo hayapo katika shughuli zangu zile za kila siku. Kuna mambo ambayo ni ya kwangu lakini hayahusiani na shughuli zangu za kila siku. Wikendi huwa nayatolea macho kuangalia yanaendeleaje. Lakini nyakati ya jioni au usiku huwa natoka kuenda kuungana na wenzangu kuangalia mechi mbali mbali za mpira ambazo huwa zinachezwa. Nikiachana na hilo pia kuna muda ambao huwa nautenga kwa ajili ya mazoezi. Wikendi ni bora sana kwangu mimi kwa sababu inanifanya niweze kutengeneza umoja na watu ambao wananizunguka. Mara nyingi huwa tunakutana mahali na kuweza kubadilishana mawazo mawili matatu juu ya mambo mbali mbali ambayo yanaendelea katika mitaa yetu ambao tunaishi na jamii yetu kwa ujumla. Lakini wikendi huwa najisikia faraja sana pale ambapo nitakuwa peke yangu. Kwa sababu lazima nitafakari, siku tano zilizopita ufanisi wangu wa shughuli zangu za kazini ulikuwa umekaa vipi. Kwa hiyo, wikiendi napumzika, wikiendi nafanya kazi, ambazo si za muhimu sana, ambazo hazihusiani na shughuli zangu za kila siku, pia nakutana watu mbalimbali. Hivyo panakuwa pana mgawanyiko wa masaa ambayo masaa hayo kila mmoja kwa muda wake na kwa wakati wake ambao tumepanga au mimi nimepanga ambayo nimeainisha hapo na kuyamaliza. Hivyo hio ndio ratiba yangu ya wikendi inavyoenda katika kila juma ndani ya mwezi.

Mahusiano na wazee yangu ni mahusiano ambayo ni mazuri sana na mahusiano hayo yamejengwa kutokana na malezi ambayo wamenilea. Mimi nilipata bahati ya kulelewa na baba na mama. Lakini baba mwisho wa siku alitangulia mbele za haki mnamo elfu mbili kumi na tisa. Kwa hiyo amebaki mama. Mimi na mama yangu kila siku tuna utaratibu wa kuwasiliana kujua ameamkaje ameshindaje na ame lalaje. Pia kwa keeni hivyo hivyo, huwa ananiuliza kujua hali yangu. Nime amkaje, shughuli zangu zimeendaje, familia yangu inaendaje na pia nime lalaje. Mambo hayo hufanyika kila siku ambayo inapita. Ni lazima tujuliane na hali. Ukiachana na hapo, mamangu ana utaratibu wa kujua. Je, kazi zangu nimezifanya kwa usahihi, mahusiano na watu ambao wananizunguka. Ni hali ambayo yeye amenielekeza au la. Hivyo, pia huni uliza kila siku. Je, nimefanya ibada kwa wakati. Kwa hiyo ni mahusiano ambayo ninayapenda, ananikumbusha majukumu yangu. Huu ni utaratibu ambao ulikuwepo tangu enzi za baba alipokuwa mzima. Kwa hiyo, bado tunaendelea kuenzi utaratibu ambao ulikuwepo mwanzo sisi hatuna budi kufwata. Na utaratibu huu kwetu sisi tayari umesha kuwa ni utamaduni wetu na utaratibu ambao tunaufurahia, utaratibu ambao tunaupenda na utaratibu ambao unazidi kufanya mahusiano yetu yawe mazuri na yaweze kudumu.

Utaratibu wa kupiga picha kwenye maisha yangu unaendana na matukio. Kwa hiyo kama kuna matukio kumi, mwaka huo nitapiga picha kumi. Kama kuna tukio moja, mwaka huo nitapiga picha moja. Lakini pia kwenye utaratibu ambao ule upo ambao sisi kama timu tunakutana na kushirikiana huwa tuna tabia ya kuweka utaratibu wa picha. Hivyo matukio mengi ambayo inashiriki kama yakiwa kumi picha zitakuwa kumi. Kama yakiwa matano picha zita kuwa tano. Mimi sina utaratibu wa kupiga picha nikiwa mwenyewe. Utaratibu huo kwangu kidogo ulikuwa ni mgumu na bado ni mgumu. Kwa hiyo, huwa na tegemea zaidi pale ambapo nitakuwa na watu wengine. Ndipo hapo napiga picha kwa ajili ya kuweka kumbukumbu. Kumbukumbu hizo nikifuatilia katika simu janja yangu zipo nyingi hasa matukio ya siku kuu zaidi na sherehe mbali mbali ambazo zipo kwenye ratiba ya mwaka mzima. Katika kumbukumbu hizo, huwa na kumbuka mambo mengi sana ambayo tumeyafanya. Pia ahadi ambazo tuliahidi ili tuweze kuzitekeleza. Hivyo picha zangu ambazo zipo ni za kumbukumbu za matukio. Hivyo matukio hayo. Hatuna budi kuyafuata na kuyawekea kumbukumbu za picha ili tuweze kuwa katika sehemu salama ya kumbukumbu ya maisha yetu ya kila siku.

Kuogelea napenda lakini sijui. Kuogelea ni mchezo ambao unanifurahisha sana na mchezo ambao natamani sana kuweza lakini ni mchezo ambao nimeshindwa kuujua. Zaidi ya maratatu kwenye kumbukumbu zangu niki kumbuka, zina niambia nimejifundisha kuogelea maeneo mpali mpali, mkwani morogoro, mkwani iringa na dare salamu, lakini maeneo yote hayo nilishundwa kufua dafu, yani nilishundwa kujua kuogelea. Nmekutana na walimu mbalimbali ambao wamenifundisha kuogelea lakini nimeshindwa kujua nchezo huo wa kuogelea. Lakini si kukata tamaa niliendelea. Pindi ambapo ninaona maji wenzangu wakiogelea. Basi huwa naingia kwenye maji ampapo pana kina kifupi. Nipate ule ubaridi wa maji. Ili na mimi niwaunge mkono wale ambao tumeenda nao kwa ajili ya kuogelea. Huwa hua wanicheka sana kwa nini ujui, kwa nini ujui lakini ni jambo ambalo mi mwenyewe sipendi kwa nini sijui lakini nimeshindwa kwenye maisha yangu. Moja ya uthaifu wangu ambao ninao ni kutokujua kuogelea na sikuishia hapo juhudi zangu zilifika mbali lakini jambo ambalo lilinikatisha tamaa nilipata dharubo marambili za kutaka kuzama kwenye maji. Ya kwanza niliokolewa, ya pili baati nzuli kulikuwa kuna mti umeinamia kwenye maji, nikaushika ule mti nikawa nimeokoka. Tangu hapo nilikata tamaa kabisa, juu ya swala zima la kuogelea. Hivyo mimi naishia tu kupenda, lakini yapoteza maisha yangu ya hapa duniani.

Natumia simu yangu kwa sababu ndiyo kifaa ambacho kina mambo yangu mengi. Mambo yangu mengi yapo kwenye simu. Vitu vyangu vingi navifanya kwenye simu. Hivyo simu ndiyo kifaa ambacho nakitumia zaidi ngoja nikupe ushahidi ufuatao kuhusiana na simu. Maisha ya sikuhizi yapo kiganjani. Mambo mengi ambayo yanafanyika unayapata kiganjani. Je, kwanini nisitumie simu zaidi? Simu ina mambo yangu yote ofisini, lakini kwenye simu kuna programu mbalimbali ambazo zinaonesha mambo yangu ambayo mimi nayapenda. Mfano, maswala mazima ya michezo. Sikuhizi, sio lazima ukae kwenye runinga. Uangalie michezo. Lakini, kama una simu janja na unabandle kila kitu ambacho kinaendelea uwanjani, kwenye simu yako unapata. Hivyo, muda mwingi natumia kwenye simu yangu kwa sababu ya mambo hayo. Pili, kwa mimi ni mpenzi pia wa magimu. Huwa nacheza magemu. Kuna namna ambayo simu zetu siku hizi zinawekewa magemu mbali mbali ambayo wewe unayataka kulingana na ukuu wa gemu hilo. Hivyo, haina ulazima wa wewe kuenda mtaani na kucheza game katika vituo mbali mbali ambayo wanachezesha kwa sababu kwenye simu una uwezo wa kupata game. Nje na hapo maktaba sikuhizi zipo kwenye simu. Simu zetu zina maktaba vitabu mbali mbali. Je, ni kitabu gani ambacho wewe utakitaka kwenye simu utakikosa? Hivyo kwa sisi ambayo hutia vitabu kwa ajili ya kupata ujuzi wa mambo mbalimbali, tunatumia muda wetu mwingi zaidi kwenye simu ili tuweze kupata ujuzi kutoka katika vitabu mbalimbali na katika makitaba mbalimbali ambazo zipo ndani ya simu yetu. Sikuhizi kwenye simu nini mafunzo mbalimbali ya ujuzi yanapatikanika. Unapo tenga muda wako kujifunza kitu fulani basi kwenye simu yako nakipata mfano mapishi. Kuna chaneli mbalimbali ambazo ukizifungua kwenye programu mfano programu ya YouTube. Inaonesha namna ya upishi wa vyakula mbali mbali. Kama vile wali, biriani, pilau na vyakula kadha wa kadha. Vyakula vyote hivyo kwenye simu unapata mafunzo yake kuanzia mwanzo wa upishi wa chakula hicho mpaka mwisho wa upishi wa chakula hicho. Hiyo ni miongoni mwa sababu ambayo inanifanya mimi nitumie simu kwa muda mwingi zaidi. Lakini sijawasahau wale ambayo wanajishughulisha na kupiga picha, wapambagi na mafundi wa vitu mbalimbali. Hao wote wakiingia kwenye simu basi taluma zao wanazipata. Mimi kupitia taluma mbalimbali kwa ajili ya kupata ABC ambazo zinapatikanika juu ya ujuzi ambao mimi nina huhitaji. Hivyo, kila ukija utanikuta mimeshika simu na angalia. Lakini kwa wale ambao wafuasi wa dini mbali mbali, vita vya udini viko humo kwa hiyo kwa mtu ambaye anataka kujifunza dini yake, kwa mtu ambaye anataka kujua mambo ya naendaje kuhusu dini yake, kuna madarasa mbalimbali ambayo yanafundisha juu ya uwepo huo wa mungu na kadhalika. Pia vipindi mbalimbali ambayo vinaendelea mubashara kutoka maeneo husika. Ukiwa na simu yako unavipata kwa hiyo kwangu mimi naitumia simu yangu zaidi kujifunza mambo mengi ambayo nataka kujifunza. Muda wa burudani nitaangalia muda wa burudani pamoja na vichekesho. Hivyo simu yangu ndiyo kila kitu changu.

Mara nyingi huwa nacheza na mtoto wangu kwa sababu nikiwa nimetoka kazini huwa na mkuta ananisubiri nyumbani. Kwa hiyo natenga muda kwa ajili ya kucheza naye. Muda huo huchukua takribani nusu saa mpaka lisaa limoja. Mwanangu ni ana umri wa mwaka mmoja. Kwa hiyo anajifunza kutembea na kuongea. Kwa hiyo natumia muda mwingi kumuongelesha, aweze kujua apate na ule wepesi wa kutamka maneno, lakini pia na mtembelesha ili aweze kupata nguvu kwenye miguu yake, aweze kusimama mwenye. Hivyo mara nyingi huwa nacheza naye na yeye anapenda, ameshaweka utaratibu huo wa mimi nikirudi lazima tucheze. Kwa hiyo mwanangu, ndiye mtu ambaye nacheza naye mara nyingi zaidi. Pindi ambapo, ninakuepo nipo nyumbani.

Ndiyo, muziki wajadi nao upenda ni muziki ambao hufanyika katika sherehembali mbali ambazo tunazifanya nyumbani. Moja ya jambo ambalo linanivutia katika muziki ule wajadi ni namna ya uchezaji. Uchezaji wake ni watofauti sija uona katika tamaduni zingine ambazo zinatuzunguka. Hivyo ni kirusha video za uchezaji wa muziki wetu wajadi katika mitandao, watu wengi hufurahia na hutoa maoni yao kusema na wenyewe pia wamependa. Hivyo ni jambo ambalo lina nifanya mimi ni upende muziki wajadi kwa sababu muziki wajadi ni muziki ambao ni mzuri kwangu mimi kutokana na ule upigaji wake pia wangoma na zinavyo pigwa. Japo kuwa sio mpenzi wa ala za muziki lakini kinacho nivutia zaidi namba moja ni uchezaji. Kama muziki wajadi unapigwa lakini hawachezi, hapo ninakuwa sivutiwi na muziki huo.

Mboga ninazopenda kula ni mboga tofauti tofauti, kuna maharagwe na jamii yake, kama kunde, njegere, lakini pia kuna jamii ya nyama, kuna nyama enyewe, samaki, lakini kuna jamii ya mboga za majani, ambazo hizo ziko nyingi. Hivyo mboga hizo huwa zinaendana na aina ya chakula. Maharagwe, nikizungumzia katika upande wa mboga kama mboga, maharagwe ndio mboga yangu pendwa sana. Yaani maharagwe kama haragwe, hii ni mboga yangu pendwa sana. Ni mboga ambayo ninajaribu mara nyingi nikiwa nakula nisikose. Mboga ambayo najitahidi, muda mwingi niwe nayo, ili niweze kupata vitamin na proteini kutoka katika mboga hiyo. Kwa hiyo maharagwe ni mboga yangu pendwa, ikifuatiliwa na nyama na mboga za majani.

Wakati ambao inahitaji msaada kazini, huwa nina watafuta watu ambao wapokaribu yangu. Watu ambao nikiwaambia shida yangu huwa wanaacha mambo yao na kunisikiliza. Huwa natumia njia ya simu kuwasiliana nao watu hao ili niweze kupata msaada wao wa moja kwa moja. Kwa hiyo huwa na wapigia simu na kuweza kuwaeleza shida zangu ambao zimenikabili. Kama wao wanaweza kuitatua, basi hunifata moja kwa moja na kuweza kunipa maelekezo njia gani ya kufanya. Lakini kama wao pia ni wageni na hawawezi, basi wana tumia watu ambao wanaweza kutatua njia hizo kwa ajili ya kuniunganisha nao ili niwezi kupata ufumbuzi au utatuzi wa mambo ambayo yananisumbua.

Changamoto ambazo nakutana nazo kazini ni nyingi. Kwa sababu kazini wanakuja watu tufotofauti ambao wanahitaji kupata msaada. Kwa hiyo, unakutana na changamoto ambayo mtu hajui anziye wabi. Unaampa maelekezo ya kufanya, juu ya ufanyaji kazi wa jambo fulani hili uweze kumsaidia, lakini bado anakuwa hailewi namna ya kuanza. Kwa hiyo, changamoto kubwa ni muda mwingi unautumia kuanza kumuwelekeza, taratibu mbaka haweze kuwelewa. Inapotokea watu hawa wakawa wengi kwa siku moja, manake shuulizako zingine zinakuwa haziendi. Hapo ndipo utahitajika muda wako mwingi, uweze kukanao, uwalekezo kwa upole, ili waweze kushulikia mambo yao ambayo yanawakabili. Kwa hiyo changamoto kubwa ni unavutatua ya watu wengine ambayo kwa ko we kwenye ratiba yako hayakuwepo inasababisha ratiba yako kuvurugika na kuwa na mdivikizo mkubwa wa kazi ambazo zina kukabili. Na kama kazi hizo ni za muhimu sana, maanake lazima uongeze muda wa ziada tofauti na ule muda wako ambao umezoea kurudi nyumbani na kumaliza kazi zako.

Ndiyo, ninapenda kupanda milima kwa sababu ya faida mbali mbali. Upandaji wa milima moja ya faida yake ni utalii. Ukiwa unapanda milima, unaona mazingira mbalimbali ambayo yanapatikana chini ya ardhi. Kwa sababu milima ni juu, kwa hiyo chini unaona namna ardhi jinsi ilivyo. Mbili, huwa napenda kupanda milima kwa sababu ni sehemu ya mazoezi. Mazoezi ya milimani inasaidia mwili katika mambo yafatayo. Moja, kuimarisha misuli ya mwili, lakini mbili, inasababisha mwili unachemka na kutoa jasho. Utokaji wa jasho katika mwili unasababisha taka mwili ziweze kutoka. Hivyo upandaji wa milima naupenda kwa kupata faida hizo.

Kwa upande wangu, mimi napenda kusimamia kwa sababu ya uaminifu nilikuwa nao na namna navopenda kazi ifanyike. Hivyo napenda sana kusimamia. Watu wengi ambao wanasimamia uwa wanapuuza kwa sababu kazi sio za kwao. Lakini mimi huwa najali kazi zote, iwe ya kwangu mwenyewe au ya mtubaki. Napo simamia pia huwa ni rafiki wa wale ambao na wasimamia kwa kuwatembelea na kuwauliza changamoto ambazo zinawakuta na zinawakumba juu ya yale mambo ambayo wanayafanya. Hivyo usimamizi wangu unakuwa ni usimamizi wa kirafiki. Ikitokea mtu ana changamoto basi ni haraka sana kumsaidia na kujua tatizo ni nini ambalo limempelekea apate changamoto. Kwa hiyo, mimi nakuwa mstari wa kwanza pia kuwaelekeza watu na mna ya kufanya. Hivyo napenda zaidi kusimamia kuliko kusimamiwa.

Filamu ambayo ninaipenda zaidi ni filamu ya mapambano. Filamu ambayo kuna mapigano mengi ambayo yako mle. Inaezekana ikawa ni ya bunduki, au mapanga, au mikono. Hivyo, filamu ambayo imenivutia zaidi kuipenda ni IP Man. IP Man ni filamu ambayo imechezwa na Donnie N. Hivo filamu hiyo ni filamu ya action humo ndani kuna mapambano tofautitofauti. Mara kwanza nilipoiona filamu hiyo nilivutiwa sana nilipata hisia ya kuipenda ile filamu kwa sababu maisha yalioishi ndani ya filamu ile yalinifunza mambo mengi. Hasa donieni alikuwa ni mtu ambaye ni mstaarabu, ni mtu wa watu, ni mtu ambaye anapenda kusaidia watu. Lakini kuna wakorofi kutoka maeneo mbalimbali wakawa wanamtharau na kutaka kumshusha hadhi yake kwa sababu ya kupendwa na watu ambao wanamzunguka. Eee hamu ya filamu mimi nimeipata kutoka kwa rafiki zangu ambao walikuwa wanaenda kwenye vibanda vya kuangalia filamu. Kwa hiyo tulikuwa tunalipa shilingi mia unakaa unaangalia filamu. Kwa hiyo rafiki zangu ndio walinihamasisha zaidi kupenda kuangalia filamu. Filamu ya IP man siezi kuichoka muda wiwote natamani kuiona. Na pia ninayo kwa hiyo ni filmu ambayo kila nikiangalia napata mambo mapya.

Kwenye upande wa sanaa napenda aina ya sanaa ya maonyesho jukwani. Ni sanaa ambayo watu nikiwaangalia huwa napata ujumbe wa moja kwa moja ujumbe ambao ujumbe ambao unabeba hisia, ujumbe ambao unabeba dhamira na mambo mengi ndani yake. Watu wanapo igiza jukuani huwa tuna jifunza vitu vingi kwa sababu uigizaji wao ni uigizaji ambao unatuletea sisi faida kubwa moja. Kukichukua kile kitendo ambacho kimefanyika pale na kukihusisha moja kwa moja na maisha yetu. Kwa hiyo uhusia nishaji huo wa moja kwa moja na maisha yetu manake tunapata funzo. Kama kitendo hicho ni kizuri, basi tunakihamisha moja kwa moja kwenye maisha yetu na kuweza kukifanya kazi. Lakini kama kitendo hicho si kizuri, basi ni moja kwa moja tunakatazika kwa sababu tukifanya tutaleta mathara katika jamii yetu.

Hapana, mimi sipendi kucheza michezo ya ubao kwa sababu ni michezo ambayo inafikirisha sana na baada ya hapo mchezo ukimarizika unakuwa umechoka na umetumia akili nyingi. Ni michezo ambayo pia nilijaribu kucheza lakini nikashindwa naona kila nikijalibu wenzangu ambayo nacheza nao wanaibuka na ushindi. Hivo ni michezo ambayo nikasema inahitaji akili nyingi na utulivu na kumfikiria mwenzako mara tatu zaidi mbele. Jambo ambayo kwangu mimi, ilinishinda katika michezo hiyo. Michezo hiyo watu wengi ambao wanacheza, wanajaribu kunishawishi na kuniambia watanifundisha. Lakini kila nikicheza michezo kadhaa, michache miwili mitatu, nikitoka pale, mwili wangu unakuwa umechoka sana kwa sabu ya utumiaji wa akili nyingi. Hili niweze kuendana na wale ambao wanacheze. Hivyo, michezo hiyo nikasema naiweka pembeni kwa sababu inanichosha sana akili yangu.

Kumbukumbu mzuri ambazo nimezipata shule na nazikumbuka mpaka leo ni matukio kadhaa. Moja wapo ni lile la ujibuji wa haraka darasani. Ni kumbukumbu mzuri ambazo nazikumbuka nikiwa najibu maswali darasani baada ya mimi kusoma nyumbani. Nyumbani kulikuwa kuna vitabu. Kwa hiyo kabla mada hatujaenda kuisoma, mimi nilikuwa nasoma kwanza nyumbani alafu ndio naenda shuleni. Kwa hiyo mwalimu alikuwa kila akiuliza, mimi nilikuwa wa kwanza kujibu kwa sababu tayari ninajua kile kitu kwa sababu nimesha kipitia. Kumbukumbu nyingine ambayo nimeipata shule na naikumbuka nzuri ni wanafunzi jinsi ambavyo tulikua tunapendana. Ni ukweli ilikuwa ni hatari. Mtu akiwa anakitu chake lazima ampe mwenzie. Japo kuwa tulikuwa hatu zingatii sana maswala ya usafi. Watatu ni michezo. Shule tumecheza michezo mingi sana. Hasa mpira wa miguu ni michezo ambayo nimejifunza kucheza shule. Na hasa tulivo kuwa tunacheza na kushinda nilikuwa najiona na ndoto ya kuwa mchezaji mkubwa, hizo ni miongoni mwa kumbukumbu ambazo mimi mpaka leo nazikumbuka katika kumbukumbu zangu nilizo zifanya shule.

Ndiyo, nimewahi kuishi bila teknolojia. Hii kumbukumbu ninaipata kipindi nilipoenda wilaya ya mufindi. Kule kulikuwa kuna tatizo la mtandao. Vifaa vya mawasiliano havishiki mtandao katika mazingira ambayo tulienda katika wilaya ya mufindi. Kwa hiyo, pia umeme ni changamoto kwa sababu ni mashambani. Kwa hiyo, huwa zinapita siku kadhaa bila kutumia simu kabisa. Kwa hiyo ni miongoni mwa kumbu kumbu zangu ambazo zinanikumbusha siku imepita bila kutumia teknolojia. Pia sehemu nyingine tulivyoweka kambi shule. Kuna baadhiya siku, siku nzima tunashinda darasani. Ni unasoma, baada ya hapo ukitoka unakula, unarudi tena darasani kusoma, ukitoka unalala. Kwa hiyo simu tulikuwa hatumii kabisa na siku nzima inapita bila kutumia teknolojia.

Maonyesho ya sanaa nimewahi kuhudhuria. Nilipokuwa mkwani iringa kati ya mlandege, kuna vijana walikuwa na kundi lao la sanaa karibu na shule yetu. Hivyo walivyokuwa wanafanya mazoezi nilikuwa nahudhuria. Lakini baadhi ya masiku, wafanya maonyesho mbalimbali. Walikuwa wanakuja shuleni kwa ringo la kutuonyesha maonyesho ya sanaa. Na hivyo kulikuwa kuna aina mbali mbali za maonyesho kama vile sarakasi, kura kwa miguu, kunyonga mikono, kuchana misamba na sanaa zingine. Kwa hivyo tulikuwa tunalopa kiasi kidogo cha pesa kuwachangia wale watu wa sanaa na mwisho wa siku tunangalia. Hivyo nimeudhuria sana katika maonyesho ya sanaa.

Wakati wa wasiwasi jambo la kwanza huwa namrudia Mungu, huwa namwomba sana Mungu, aweze kunilinda na kuniepusha na wasiwasi huo. Wasiwasi ni jambo ambalo linanikuta mara chache sana na huwa baada ya kumwomba Mungu pia nawashirikisha watu wangu wa karibu kuwaeleza changamoto ambayo inanikuta hiyo ya wasiwasi. Kwa hiyo, kama ni jambo la hatari, huwa wananisaidia kuniweka mbali nao, kunipeleka maeneo ambayo, hayana hatari hiyo. Kama jambo hiyo ni la huzuni basi huwa wananifariji na kunipa moyo jue jambo hiyo litapita. Kwa hiyo, ni njia zangu mbili za kumwomba Mungu, lakini na kuambia watu wangu wa karibu waweze kunisaidia namna ya kutoka katika jambo hilo.

Ninapenda kufanya kazi na watu wengi kwa sababu nikifanya kazi na wengine hapo ndipo napata nafasi ya kujipima na kujijua ni mahali gani ambapo nakosea na mahali gani ambapo nakuwa sahihi. Kwa hiyo na watu ambao nafanya nao kazi wengine uwa nawachagua. Sio wale ambao wana nichukia wala wale ambao wana hawapendi kuniona nikiwa nafanikiwa. Nachagua watu ambao ninapo waeleketa jambo wananielewa na mimi nikiwaelekeza jambo wananielewa. Hiyo ndio timu ambayo napenda kufanya nayo kazi. Pia tunapokuwa wengi, tunafanya kazi, tunabadilishana mawazo na kupeana mawazo mapya, juu ya jambo hilo ambayo tunafanya. Kama nakuwa nina mawazo ya kizamani, basi mawazo mapya hua nayapata nikiwa na timu yangu kipindi tunafanya kazi.